Ndiyo, napenda kusikiliza redio. Na nina sababu nyingi zinazonifanya nione redio kuwa chombo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Redio si kifaa cha zamani kama watu wengine wanavyothani. Bado inanafasi kubwa katika jamii. Hasa kwa sababu ya urahisi wake wa kupatikana, gharama nafuu, na uwezo wake wa kufikisha taarifa kwa watu wa rika na mazingira mbalimbali. Kwanza kabisa, redio hunisaidia kupata habari kwa haraka na kwa njia rahisi. Kila siku asubuhi ninaposikiliza redio napata taarifa za habari za kitaifa na kimataifa. Hali ya hewa, usalama na matukio muhimu ya naendelea nchini na duniani. Tofauti na mitandao ya kijamii ambako mara nyingi kuna habari zisizo sahihi au zilizopotoshwa, redio nyingi hujitahidi kutoa habari, zilizothibitishwa na kuzingatia maadili ya uandishi wa habari. Hili hunifanya ni amini redio kama chanzo cha taarifa sahihi. La pili, redio ni chanzo kizuri cha burudani. Vipindi vya muziki hunipa fursa ya kusikiliza nyimbo ninazo zipenda, kwanzia muziki wa kitamaduni, hadi za bongo na afrobeat. Pia, kuna vipindi vya vichekesho ambavyo hunifanya nicheke na kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu kazini au ya masomo, kusikiliza kipindi cha redio chenye burudani hunisaidia kupumzika na kujisikia vizuri. Sababu nyingine ninayopenda redio ni kwa sababu ya vipindi vya elimu. Redio nyingi huandaa vipindi vinavyo husu afya, elimu ya kifedha, kilimo, biashara na maendeleo ya jamii. Kupitia vipindi hivyo, watu hupata maarifa muhimu ambayo yanaweza kuwasaidia kuboresha maisha yao. Kwa mfano, mkulima anaweza kujifunza mbinu bora za kilimo, mfanya biashara mdogo anaweza kupata ushauri wa jinsi ya kukuza biashara, na vijana wanaweza kujifunza kuhusu fursa za ajira na ujarisalimali. Aitha, redio hutoa nafasi kwa sauti za watu wa kawaida kusikika. Vipindi vya simu za wasikilizaji, huruhusu watu kutua maoni yao, kuuliza maswali, au kushiriki uzoefu wao. Hii hujenga mshikamano katika jamii na kuwafanya watu wajisikie kuwa sehemu ya mjadala wa kitaifa. Kwa maoni yangu hii ni faida kubwa sana ya redio ukilinganisha na vyombo vingine vya habari ambavyo mara nyingi ni vya upande mmoja. Redio pia ni rahisi kupatikana hata katika maeneo ya vijijini ambako interneti au televisheni havipatikani kwa urahisi. Kwa kutumia redio ndogo au hata simu ya kawaida yenye redio, mtu anaweza kusikiliza vipindi mbali mbali bila gharama kubwa. Hii inafanya redio kuwa chombo cha habari na mawasiliano kinachofaa kwa watu wa kipato cha chini na wanaoishi maeneo ya mbali. Zaidi ya hayo, redio hunisaidia kuendeleza lugha na utamaduni. Kupitia vipindi vinavyo tumia kiswahili sanifu na lahaja mbali mbali, wasikilizaji hujifunza lugha kwa usahihi na kuthamini utamaduni wao. Pia kuna vipindi vinavyohusu historia, mila na desuri za jamii mbali mbali, jambo linalosaidia kulinda na kuendeleza urithi wa kitamaduni. Kwa kumalizia napenda kusikiliza redio kwa sababu ni chanzo muhimu cha habari elimu burudani na mshikamano wa kijamii. Ingawa teknolojia inaendelea kukua na vyombo vipya vya habari vinaibuka, redio basi inanafasi yake ya kipekee katika maisha ya watu wengi. Kwangu mimi redio si kifaa tu cha kusikiliza. Bali ni rafiki wa kila siku, anayenisaidia kujifunza, kuburudika na kuunganisha na jamii inayonizunguka.

Timu ya michezo ninayawafuata kwa ukaribu ni Gormahia Football Club, maarufu kama kogalo. Hii ni moja ya timu kubwa na zenye historia ndefu nchini Kenya na Afrika mashariki kwa ujumla. Kuifuatilia gor mahia si tu swala la kushabikia mpira bali ni sehemu ya utambulisho historia na hisia za mashabiki wengi kama mimi. Kwanza kabisa, ninawafuata Gormahia kwa sababu ya historia yao kubwa katika soka la Kenya. Timu hii ilianzishwa mwaka wa elfu moja na mia tisa na sitini na nane na tangu wakati huo imekuwae ikipeperusha bendera ya Kenya katika mashindano mbalimbali ya kiwemo ya ndani ya nchi na ya kima taifa. Gormahia ni timu ya kwanza kutoka Kenya kushinda kikombe la klabu bingwa Afrika mwaka wa elfuoja mia tisa themanini na saba. Jambo ambalo, linafanya iwe timu ya kihistoria sana. Mafanikio haya hunifanya nijivunie kuwa shabiki wao. Kwani yanawakilisha uwezo na vipaji vya wachezaji wa Kenya. Jambo la pili, napenda gormahia kwa sababu ya mashabiki wao. Mashabiki wa gormahia, wanajulikana kwa uaminifu, shauku na mapenzi makubwa kwa timu yao. Uwanja unapokuwa umejaa, nyimbo, ngoma na shangwe za mashabiki huifanya mechi kuwa ya kusisimua sana. Hata timu inapokuwa katika kipindi kigumu, mashabiki bado huingia mkono bila kukata tamaa. Hii hunifundisha umuhimu wa uvumilivu na waminifu. Si tu katika michezo bali, pia katika maisha ya kawaida. Sababu nyingine, inayofanya niifuate gormahia ni mtindo wao wa uchezaji. Mara nyingi, timu hii hucheza soka la kushambulia, lenye kasi na ubunifu. Kuona wachezaji wakishirikiana, kupigiana pasi na kupambanola ywanjani, hunipa burudani kubwa. Pia nimevutiwa na vipaji vingi vilitokea gormahia. Wachezaji ambao wamewahi kuwakilisha timu ya taifa ya Kenya, Harambe Stars na wengine kuenda kucheza soka la kulipwa nje ya nchi. Aidha, gormahia ina mchango mkubwa katika maendeleo ya michezo nchini. Timu hii imekuwa ikitoa nafasi kwa vijana wengi kuonyesha vipaji vyao na kukua kisoka. Kwa vijana wanaopenda mpira wa miguu. Gormahia ni mfano wa kuigwa na chanzo cha motisha. Kuiona timu ikitla fursa kwa wachezaji wa ndani, hunifanya niamini kuwa michezo inaweza kuwa njia ya bora, ya kuboresha maisha na kupambana na changamoto kama ukosefu wa ajira, miongoni mwa vijana. Zaidi ya hayo, kuifuatilia gormahia hunisaidia kupunguza msungo wa mawazo. Wakati wa mechi, ninapokuwa nikitazama au kusikiliza matangazo ya redio, hujisikia nimejitenga kidogo na matatizo ya kila siku. Michezo huniletea furaha, msisimuko na wakati mwingine huzuni, lakini hisia hizi zote ni sehemu ya uzuri wa michezo. Kushinda hunipa furaha kubwa na hata kushindwa hunifundisha kukubali matokeo na kuendelea mbele. Pia timu hii imekuwa ikiunganisha watu wa makabila, rika na matabaka mbalimbali. Wakati wa mechi, tofauti zote huwekwa kando na watu huunganishwa na lengo moja na kuiunga mkono timu hio. Hii inaonyesha jinsi mchezo inavyoweza kuleta umoja na mshikamano katika jamii. Kwa nchi yenye utofauti kama Kenya, hili ni jambo muhimu sana. Kwa kumalizia timu ya mchezo ninayofuata ni gor mahia kwa sababu ya historia yao mafanikio mashabiki waaminifu mchango wao katika maendeleo ya michezo na uwezo wa kuunganisha jamii. Kwangu mimi, gormahia si timu ya mpira tu, bali ni sehemu ya maisha, burudani na utambulisho wangu kwa mapenzi ya michezo. Kuifuatilia timu hii hunipa furaha, mafunzo na matumaini ya kuona soka la Kenya likizidi, kukua na kungara.

Somo nililopenda sana nilipokuwa shuleni ni kiswahili. Nilipenda somo hili kwa sababu mbalimbali. Kwanzia urahisi wa kulielewa, umuhimu wake katika maisha ya kila siku, hadi mchango wake katika kukuza mawasiliano, utamaduni na fikra zangu kwa ujumla. Kiswahili hakikukuwa tu somo la darasani, bali lilikuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku shuleni na hata nje ya shule. Kwanza kabisa, nilipenda kiswahili kwa sababu ni lugha niliyokuwa nikitumia mara kwa mara. Tofauti na masomo mengine ambayo yalihitaji kukariri, formula, au kanuni ngumu, kiswahili kilinipa nafasi ya kujieleza kwa uhuru. Nilifurahia kusoma hadithi, mashairi, tamthilia, na riwaya ambazo zilikuwa zimeandikwa kwa lugha ilioeleweka na yenye kuvutia. Kupitia maandishi hayo nilijifunza tu si lugha, bali pia maadili, historia na maisha ya jamii mbalimbali. Pili, walimu wa kiswahili walikuwa na mchango mkubwa katika kunifanya nipende somo hili. Walinifundisha kwa njia ya kuvutia, wakitumia mifano halisi ya maisha na kuwahusisha wanafunzi kikamilifu darasani. Kulikuwa na mijadala, uigizaji wa tamthilia, usomaji wa mashairi kwa sauti na hata mashindano ya insha. Mbinu hizi zilifanya somo liwe hai na la kufurahisha, badala ya kuwa gumu na la kuchosha. Sababu nyingine iliofanya nipende kiswahili ni kwa sababu kilinisaidia kuboresha uwezo wangu wa kuwasiliana. Kupitia somo hili, nilijifunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha, kuandika kwa mpangilio mzuri na kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Ujuzi huu umekuwa muhimu sana katika masomo mengine katika maisha ya kijamii na hata katika kazi huu una uwezo mzuri wa mawasiliano, hunisaidia kuelewana na watu wengine na kujenga mahusiano mazuri. Aidha, kiswahili kilinifundisha kuthamini utamaduni na utambulisho wangu. Kupitia methali misomo ngano na mashairi ya jadi nilijifunza hekima ya wazee na mila za jamii za afrika mashariki. Somo hili lilinifanya nijivunie lugha yangu na kuona umuhimu wa kuilinda na kuikuza. Hasa katika dunia ya sasa, ambapo lugha za kigeni zinaendelea kupewa kipaumbele zaidi. Zaidi ya hayo, kiswahili kilinisaidia kukuza ubunifu wangu, kuandika insha, hadithi au mashairi kulinipa nafasi ya kutumia mawazo yangu kwa uhuru. Niliweza kubuni wahusika, visa na mazingira mbalimbali. Jambo lililonifanya nipende sana vipindi vya uandishi wa ubunifu. Kila nilipopata alama nzuri na kusifiwa na mwalimu nilijisikia kujiamini zaidi na kuhamasika kuendelea kujifunza. Kwa upande wa mtihani, kiswahili kilikuwa somo ambalo nilijisikia nipo huru zaidi. Ingawa kilihitaji umakini na bidii, sikuhisi presha kubwa kwa kuwa ilivokuwa kwa masomo mengine. Nilielewa maswali kwa urahisi na niliweza kujibu kwa kutumia ujuzi niliokuwa nimeupata kupitia kusoma na kuandika mara kwa mara. Hii ilinifanya nipate matokeo mazuri na kuendelea kulipenda somo hili zaidi. Mbali na hayo, kiswahili kilikuwa somo lilounganisha na wanafunzi wenzangu. Tulipenda kushirikiana katika mijadala, kusoma pamoja, na hata kusahihishana kazi. Ushirikiano huu uliimarisha urafiki na kuifanya darasa iwe mahali pa kujifunza kwa pamoja na kwa furaha. Kwa kumalizia, somo nililopenda shuleni ni kiswahili, kwa sababu ilikuwa ni rahisi, kuelewa, ilinifundisha kuwasiliana vizuri, ilinifanya kuthamini utamaduni wangu, na ilinipa nafasi ya kukuza ubunifu wangu. Hadi leo, maarifa niliopata kupitia somo hii, bado yananiandama na kunisaidia katika maisha ya kila siku. Kwa kweli kiswahili kilikuwa na bado ni somo muhimu sana kwangu. Si tu shuleni bila pia katika safari yangu yote ya maisha.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto, hasa wakati wa asubuhi mapema au jioni baada ya siku ndefu ya kazi au shuguli nyingi. Kuoga kwa maji ya moto hunipa hisia ya utulivu, faraja na kunisaidia kuanza au kumaliza siku yangu nikiwa na hali nzuri ya mwili na akili. Ingawa si kila wakati maji ya moto yanapatikana, ninapoyapata nayathamini sana kwa manufaa yake mengi. Kwanza kabisa, kuoga kwa maji ya moto, hunisaidia kupunguza uchovu wa mwili. Baada ya kufanya kazi nzito, kutembea umbali mrefu au kusimama kwa muda mrefu, misuli ya mwili huchoka na wakati mwingine huuma. Maji ya moto husaidia kulegeza misuli, kupunguza maumivu madogo madogo na kufanya mwili ujisikia mwepesi. Mara nyingi, baada ya kuoga kwa maji ya moto, nahisi nguvu mpya na uchovu kupungua kwa kiwango kikubwa. Pili, kuoga kwa maji ya moto husaidia kupunguza msongo wamawazo. Katika maisha ya kila siku, watu hukumbana na changamoto mbalimbali kama presha ya kazi, masomo, familia, au matatizo ya kifedha. Maji ya moto yanapoigusa mwili hunisaidia kutulia na kusahau mawazo mengi kwa muda. Ni kama ni kwa muda mfupi wa kutafakari na kujipa nafasi ya kupumzisha akili. Hii hunifanya nijisikie mwenye amani zaidi na mwenye mtazamo chanya. Sababu nyingine ninayopenda kuoga kwa maji ya moto ni kwa sababu ya afya ya ngozi. Maji ya moto hufungua vinyuelo vya ngozi, jambo linalo nisaidia kuondoa uchafu na mafuta yaliojikusanya mwilini. Hii hufanya ngozi iwe safi na yenye afia. Pia, wakati mwingine hunisaidia kupunguza matatizo madogo ya ngozi kama muwasho na hisia ya ngozi kuwa ngumu. Hasa wakati wabaridi. Zaidi ya hayo, kuoga kwa maji ya moto hunisaidia sana wakati wa hali ya hewa ya baridi. Wakati wa msimu wa baridi au mvua, kuoga kwa maji baridi huwa kugumu na wakati mwingine kunaweza kusababisha mtu kuhisi baridi kupita kiasi. Maji ya moto hunipa joto la mwili nakunifanya nijiskie vizuri zaidi. Hii ni muhimu hasa asubuhi kwani hunisaidia kuamka vizuri na kuanza siku nikiwa na nguvu. Kwa upande mwingine, kuoga kwa maji ya moto, kunaweza kusaidia pia katika kupunguza dalili za mafua au msongomano wa mapua. Mvuke wa maji ya moto hunisaidia kupumua vizuri na kufungua njia za hewa. Ingawa si tiba kamili hunisaidia kujisikia nafuu kidogo. Hasaa ninapokuwa na mafuwa mepesi au kikohozi. Hata hivyo, ninatambua kuwa kuoga na maji ya moto kunahitaji tahadhari. Maji yasipokuwa na joto la wastani yanaweza kuthuru ngozi au kusababisha mtu ajisikie dhaifu. Ndiyo maana napendelea maji ya moto ya kiasi, si ya moto kupita kiasi. Pia, kuoga kwa muda mfupi, hunisaidia kufurahia faida zake bila kuathiri afia ya ngozi au utumiaji maji mengi kupita kiasi. Pia, si kila wakati napendelea kuoga kwa maji ya moto. Wakati wa joto kali, kuoga kwa maji baridi kunaweza kuwa bora zaidi, kwani hunisaidia kupooza mwili na kumpa mtu hisia ya kuburudika. Hii inaonyesha kuwa uchaguzi wa kuoga kwa maji ya moto au baridi, hutegemea hali ya hewa, hali ya mwili na mazingira kwa ujumla. Kwa mtazamo wa kijamii na kiuchumi, ninaelewa kuwa si kila mtu anauwezo wa kupata maji ya moto kila wakati. Hasa katika baadhi ya maeneo ya vijijini. Hivyo, kuoga kwa maji ya moto ni fursa ambayo inapatikana napaswa kuthamini na kutumiwa kwa busara ili kusipoteze rasimali kama maji na umeme. Kwa kumalizia, napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu hunisaidia kupunguza uchovu, kunituliza akili, kuboresha afya ya ngozi na kunifanya nijisikie vizuri zaidi hasa wakati wa baridi au baada ya siku ndefu. Ingawa ninafahamu umuhimu wa kuzingatia tahathari na mazingira kuoga kwa maji ya moto ni mojawapo ya mambo madogo yanayonipa faraja, kubwa katika maisha ya kila siku. Kwangu mimi, ni njia rahisi lakini yenye maana ya kujitunza na kujipenda.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni mazuri, ya karibu na yenye heshima kubwa. Wazee wangu ni watu muhimu sana katika maisha yangu kwasababu wamekua chanzo cha malezi, madili na mwelekeo wa maisha yangu tangu nilipokuwa mdogo. Mahusiano haya, hayakujangwa kwa siku moja, bali ni matokeo ya muda, mawasiliano ya mara kwa mara na kuthaminiana katika kati yetu sisi wote. Kwanza kabisa, ninawaheshimu sana waze wangu. Katika utamaduni wetu wakiafrika, heshima ka waze ni jambo la msingi sana. Nimelelewa nikifahamu kuwa waze ni hazina ya hekima na uzoefu. Kwa hiyo, ninapozungumza nao utumia luha ya staha, usikiliza wanapozungumza na huzingatia ushauri wao. Hata pale ninapokuwa na maoni tofauti hujitahidi kuyaeleza kwa heshima bila kuonyesha dharau au ukaidi. Pili, mahusiano yetu yamejengwa juu ya mawasiliano mazuri. Nimekua nikijitahidi kuzungumza na waze wangu mara kwa mara, ama kwa ana kwa ana, kwa simu, au kwanjia nyingine za mawasiliano. Mazungumzo haya huunisaidia kujua halizao, changamoto wanazokabiliana nazo, na pia kuashirikisha maendeleo yangu binafsi. Kupitia mawasiliano haya, tunajenga welewano na kuhimarisha ukaribu wetu. Sababu nyingine inayofanya mahusiano yangu na waze wangu yawe mazuri ni msaada wa pande zote. Waze wangu wamekua wakinisaidia kwa ushauri, maombi na wakati mwingine msaada wakimwili kulingana na uwezo wao. Kwa upande wangu, imi hujistahidi kuwasaidia pale ninapoeza. Iwe ni kwa kuwahudumia, kuwasaidia kazi ndogondogo au kuafariji wanapohitaji msaada wakihisia. Hii hujenga hisia ya upendo na wajibikaji kwa familia. Aidha, waze wangu wamekua walimu wangu wa maisha. Kupitia hadithi zao, uzowefu wao na changamoto walizopitia, nimejifunza mambo mengi muhimu kuhusu subira, bidi, unyenyekevu na uvumilivu. Wanaponiambia jinsi walivokabiliana na maisha katika nyakati zao, unisaidia kuthamini zaidi maisha ya sasa na fursa nilizonazo. Mafunzo haya hayawezi kupatikana kwa urahisi darasani au vitabuni. Pia, mahusiano yetu yamekua yakichangia sana katika kunijengea utambulisho na mizizi ya kifamilia. Kupitia waze wangu, nimejifunza historia ya familia, uko wetu na mila zetu. Hii hunisaidia kujua ninakotoka na kunifanya nijivunie asili yangu. Kujua historia ya familia, kunanipa mwelekeo na kunisaidia kufanya mamuzi yenye busara kwa kuzingatia dhamani za familia. Hata hivyo, kama ilivyo katika mahusiano mengine yote, kumekua na changamoto ndogondogo. Wakati mwingine, kuna tofauti za mawazo kutokana na tofauti ya kizazi. Waze wanaweza kuwa na mtazamo tofauti kuhusu baadhi mambo ya kisiasa, wakati vijana tunaweza kuona mambo kwa, njia nyingine. Hata hivyo, changamoto hizi hutufundisha kufumiliana, kusikilizana na kufuata njia ya kati inayoheshimu pande zote mbili. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kuhakikisha kuwa nawapa waze wangu muda na nafasi katika maisha yangu, licha ya ratiba zangu za kila siku. Ninatambua kuwa kadri muda unavyo pita, waze wanahitaji upendo, uangalizi, na uwepo wa watu wakaribu zaidi. Kwa hiyo, hujitahidi kuwa tembelea, kuwasikiliza, na kuwaheshimu kwa vitendo, si kwa maneno tu. Kwa kumalizia, mahusiano yangu na waze wangu ni ya thamani kubwa sana kwangu. Yamejengwa juya heshima, mawasiliano, msaada wa pande zote, na upendo wakifamilia. Kupitia mahusiano haya, nimepata hekima, madili na mwelekeo wa maisha. Naamini kuwa kudumisha mahusiano mazuri na waze, si tu wajibu wa kifamilia, bali pia ni njia kujili.

Mwezi ninaupenda zaidi katika mwaka ni mwezi wa disemba. Napenda mwezi huu kwa sababu nyingi zinazohusiana na hali ya hewa, mapumziko, sherehe, familia na hisia za matumaini zinazombatana na mwisho wa mwaka. Disemba kwangu si mwezi wa kawaida tu. Bali ni kipindi cha kutafakari, kushukuru na kujiandaa kwa mwanzo mpya. Kwanza kabisa, disemba ni mwezi wa mapumziko kwa watu wengi, hasa wanafunzi na wafanya kazi. Baada ya mwaka mzima wa masomo, kazi na changamoto mbali mbali, disemba huleta nafasi ya kupumzika kimwili na kiakili. Wakati huu, hunipa muda wa kutosha wa kupunguza msongo wa mawazo, kujitathmini na kujipa nguvu mpya kabla ya kuanza mwaka mwingine. Mapumziko haya hunisaidia kurejesha ari na motisha ya kuendelea na majukumu yangu. Pili, disemba ni mwezi wa sherehe na furaha. Katika mwezi huu, kuna sherehe kama krismasi na maandalizi ya mwaka mpya. Familia na marafiki hukutana, kushirikiana chakula, kucheka na kuimarisha mahusiano. Napenda sana hali hii ya ukaribu na mshikamano kwa sababu huleta furaha ya kipekee ambayo haipatikani kwa urahisi katika miezi mingine ya mwaka. Sababu nyingine ninayopenda disemba, ni hali ya hewa. Katika maeneo mengi, hali ya hewa ya disemba huwa ya joto la wastani na wakati mwingine mvua kidogo. Hali hii inayofaa kwa usafiri kutembeleana na kufanya shughuli za nje. Tofauti na miezi mingine, yenye baridi kali au joto kali, disemba huwa na hali ya hewa inayoruhusu mtu kufurahia muda wake vizuri zaidi. Aitha, disemba hunipa nafasi ya kutafakari mwaka mzima uliopita, ni wakati wa kujiuliza maswali muhimu kama, nimefanikiwa nini, nimejifunza nini, ni changa moto zipi nilizokabiliana nazo na kuzishinda. Tafakari hii hunisaidia kujifunza kutokana na makosa, kushukuru kwa mafanikio na kupanga malengo mapya ya mwaka ujao. Kwa njia hii, disemba huwa mwezi wa ukuaji wa ndani na kujitambua. Zaidi ya hayo, disemba ni mwezi wa kutoa shukurani, watu wengi huwa na moyo wa kusaidia wengine. Iwe ni kwa kutoa zawadi, kusaidia wasio jiweza, au kushiriki chakula na wale walio karibu nao. Hali hii ya ukarimu hunifurahisha na kunikumbusha umuhimu wa kujali wengine. Huwa napata furaha kubwa ni napoweza kushiriki kidogo nilichonacho na kuwafanya wengine wawe na tabasamu. Kwa upande wa kijamii na kitamaduni, disemba ni mwezi unaoleta watu pamoja bila kujali tofauti zao. Watu kutoka sehemu mbalimbali, hukutana, kusafiri kuenda makwao na kuimarisha mahusiano ya kifamilia. Mila na desturi mbali mbali pia huonekana wazi katika kipindi hiki. Jambo linalofanya disemba kuwa mwezi wenye utajiri wa kitamaduni na kijamii. Ata hivyo, disemba pia hunikumbushu umuhimu wa nidhamu na mipango mizuri. Kwa sababu ni mwezi wa sherehe, watu wengi huweza kutumia fedha kupita kiasi au kupuuza majukumu muhimu. Kwa hio, napenda kutumia mwezi huu kwa busara, nikihakikisha na sherehekea kwa kiasi, huku nikizingatia malengo yangu ya muda mrefu. Kwa kumalizia, mwezi ninaupenda zaidi ni disemba, kwa sababu unaleta mapumziko, sherehe, mshikamano wa kifamilia, hali nzuri ya hewa, na fursa ya kutafakari na kupanga maisha yangu upya. Kwangu mimi, disemba ni mwezi wa furaha, matumaini na mwanzo mpya. Ni kipindi kinachonipa nguvu ya kuanza mwaka mwingine, nikiwa na moyo mpya na malengo mapya ya maisha.

Likizo yangu ya ndoto ni safari ambayo hunipa nafasi ya kupumzika, kujifunza na kufurahia maisha kwa njia ya kipekee. Ninapofikiria likizo ya ndoto huiona kama mchanganyiko wa utulivu, burudani, utamaduni na mazingira ya asili. Kwa upande wangu, likizo ya ndoto ingekuwa safari ya kutembelea maeneo mbalimbali, ndani na nje ya nchi. Nikiwa na muda wa kutosha wa kufurahia kila sehemu bila haraka. Kwanza kabisa, likizo yangu ya ndoto ingeanza katika eneo lenye mazingira ya asili tulivu kama ufukwe wa bahari, ningependa kutembelea ufukwe wenye mchanga mweupe na maji ya buluu kama vile diani au Zanzibar. Hapo, ningefurahia upepo mwanana wa bahari, mawimbi laini na macheo mazuri ya jua. Kuamka asubuhi, nikiwa nasikia sauti ya bahari na kuoga maji ya chumvi, kungekuwa jambo la kufurahisha sana na la kupumzisha akili. Pili, likizo yangu ya ndoto isingekosa sehemu ya kutembelea maeneo ya kitalii na hifadhi za wanyama. Ningependa kuenda katika hifadhi kama Maasai Mara au Serengeti. Ambapo ningeona wanyama wa porini kama simba, tembo, twiga na pundamilia katika mazingira yao ya asili. Kuona uhamaji wa nyumbu au kusafiri kwenye savana kungekuwa uzoefu wa kipekee sana. Safari kama hii hunifanya nihisi ukaribu na maumbile na kuthamini zaidi uzuri wa dunia. Sababu nyingine inayofanya likizo yangu ya ndoto iwe maalum ni fursa ya kujifunza tamaduni tofauti. Ningependa kutembelea miji yenye historia na utamaduni mwingi kama vile lamu au hata nchi za nje kama Italia na Misri. Ningependa kujifunza historia ya maeneo hayo, kuona majengo yake ya kale na kuonja vyakula vya asili. Kukutana na watu wa tamaduni tofauti hunipanua mawazo na kunifanya niwe na uelewa mpana wa dunia. Aidha, likizo ya ndoto ingejumuisha muda wa kuwa na familia au marafiki wa karibu. Kusafiri na watu ninaowapenda, hunifanya nifurahie zaidi safari. Kwa sababu tutashirikiana furaha, vicheko na kumbukumbu zisizosahaulika. Kukaa pamoja jioni, kushiriki chakula na kusimulia hadithi kumeimarisha mahusiano yetu na kutufanya tuwe karibu zaidi. Zaidi ya hayo, ningependa likizo yangu ya ndoto, iwe na shughuli za burudani na michezo. Kwa mfano, kuogelea baharini, kuendesha boti, kupiga mbizi, au hata kupanda milima kama mlima Kenya. Shughuli hizi hunipa msisimko, kunifanya niwe mwenye afya na kunisaidia kuondoa mawazo ya kazi na majukumu ya kila siku. Kwa upande wa utulivu wa ndani, likizo yangu ya ndoto ingekuwa na muda wa kutosha, wa kujitenga na kelele za kawaida zinazoendelea kwenye maisha. Ningependa kupunguza matumizi ya simu na mitandao ya kijamii nikitumia muda huo kusoma vitabu, kutafakari, au kuandika mawazo yangu. Utulivu huu hunisaidia kujua zaidi na kurudi nyumbani nikiwa na nguvu mpya ya kiakili na kihisia. Hata hivyo likizo ya ndoto haimaanishi matumizi makubwa ya pesa pekee. Kwangu mimi likizo ya ndoto ni ile inayonipa furaha, amani ya moyo na kumbukumbu nzuri bila kujali gharama. Hata safari ya ndani ya nchi, mradi iwe imepangwa vizuri na kufanya kwa moyo wa furaha inaweza kukuwa likizo ya ndoto. Kwa kumalizia, likizo yangu ya ndoto ni safari inayochanganya mapumziko, maumbile, utamaduni, burudani na muda wa kuwa na watu ninaowapenda. Ni likizo inayoniwezesha kujifunza, kupumzika na kujitengenezea kumbukumbu zitakazo dumu maisha yote. Ndoto yangu ni siku moja kutimiza safari hii na kurudi nikiwa mtu mwenye furaha zaidi, mwenye shukrani na mwenye mtazamo mpya wa maisha.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu una nafasi ya kipekee sana katika maisha yangu na katika jamii kwa ujumla. Muziki wa jadi si burudani tu, bali ni chombo muhimu cha kuhifadhi historia, utamaduni, maadili na utambulisho wa jami. Kilia ninapousikiliza muziki wa jadi, huhisi kama narudi kwenye mizizi yangu na kuunganishwa na maisha ya wazee wetu. Kwanza kabisa, napenda muziki wa jadi kwa sababu una ujumbe wenye maana. Nyimbo nyingi za jadi hubeba mafunzo ya maisha, hekima na maadili kama heshima, umoja, bidii na uvumilivu. Kupitia maneno ya nyimbo, wazee waliweza kufundisha vijana namna ya kuishi vizuri katika jamii. Hata leo, ujumbe huo bado una umuhimu mkubwa na unaweza kutumika katika maisha ya kisasa. Muziki wa aina hii hunifanya nitafakari kwa kina kuhusu maisha na tabia zangu. Pili, muziki wa jadi hunivutia kwa sababu ya ala zake za asili. Ala kama ngoma, firimbi, zeze, kayamba na marimba hutoa sauti za kipekee ambazo hazifanani na ala za kisasa. Sauti hizi huwa zina nguvu ya kugusa hisia za ndani na kuamusha kumbukumbu nyingi. Ninapo zisikia ngoma za kiasilia, huhisi msisimko na hamasa ya kushiriki. Iwe ni kwa kucheza, kuimba au kupiga makofi. Muziki wa jadi ni wa kushirikisha jamii nzima na sio wa mtu mmoja. Sababu nyingine ninayoipenda miziki ya jadi ni kwa sababu inaambatana na matukio muhimu ya kijamii. Katika jamii nyingi, muziki wa jadi hutumika wakati wa sherehe za ndoa, tohara, mavuno au matambiko ya kijamii. Muziki hii hutoa maana maalum kwa tukio husika na kuufanya uwe wa kukumbukwa zaidi. Kupitia muziki wa jadi, watu huonyesha furaha, huzuni, shukrani au maombi yao. Aidha muziki wa jadi hunisaidia kuthamini utofauti wa kitamaduni. Kila jamii ina aina yake ya muziki wa jadi, mtindo wake wa uimbaji, midundo na ala. Kwa mfano, muziki wa jamii moja, unaweza kuwa wa polepole na wa kutafakari. Wakati wa jamii nyingine, unaweza kuwa wa kasi na kwa kusisimua. Kusikiliza aina mbalimbali za muziki ya jadi, hunipanua uelewa wangu na kunifanya niheshimu tamaduni za watu wengine. Zaidi ya hayo, muziki wa jadi una mchango mkubwa katika kuimarisha mshikamano wa jamii. Wakati wa kuimba au kucheza pamoja, watu husahau tofauti zao na kuunganishwa na lengo moja. Muziki huu hujenga hisia za umoja na ushirikiano. Katika dunia ya leo, ambapo watu wengi wanaishi maisha ya kujitenga, muziki wa jadi hutukumbusha umuhimu wa kushirikiana na kuishi kama jamii. Hata hivyo, ninatambua kuwa muziki wa jadi unakabiliwa na changamoto katika enzi za sasa. Vijana wengi wanapendelea muziki wa kisasa na wa kimataifa. Na hivyo, kuna hatari ya muziki wa jadi kusahaulika. Hali hii, hunihuzunisha, lakini pia hunipa motisha ya kuendelea kuusikiliza, kuuheshimu na kuuhamasisha kwa wengine. Ninamini kuwa muziki wa jadi unaweza kuunganishwa na mitindo ya kisasa bila kupoteza asili yake. Kwa upande wa burudani, muziki wa jadi hunipa furaha ya aina tofauti. Si lazima niusikilize kila siku, lakini ninapofanya hivyo huhisi utulivu na furaha ya ndani. Ni muziki unaonifanya nifikirie zaidi maana ya maisha kuliko kelele za burudani ya haraka. Hiyo ndiyo sababu ninauona kuwa wa thamani kubwa sana. Kwa kumalizia, napenda muziki wa jadi kwa sababu una ujumbe wa maana, unahakisi utamaduni na historia, unaimarisha mshikamano wa kijamii, na unanisaidia kuunganishwa na mizizi yangu. Ingawa dunia inaendelea kubadilika, ninaamini muziki wa jadi una nafasi muhimu sana katika maisha ya sasa na ya baadaye.

Ndio, nina kumbukumbu moja ya kutisha ambayo hadi leo siwezi kuisahau kwa urahisi. Ni tukio liliotokea nikiwa bado kijana. Na ingawa lilidumu kwa muda mfupi, athari yake ilinifanya niwe mwangalifu zaidi maishani na kunifundisha somo muhimu kuhusu tahadhari, ujasiri na kuthamini uhai. Tukio hili, lilitokea wakati wa usiku, moja tulipokuwa tunaishi kijijini. Siku hiyo kulikuwa na mvua kubwa ilionyesha kwa muda mrefu kuanzia jioni hadi usiku wa manane. Umeme ulikatika na kijijikizima kilikuwa gizani. Watu wengi walikuwa wamelala mapema kwa sababu ya baridi na giza. Na mazingira yalikuwa kimya isipokuwa sauti ya mvua ikinyesha na upepo uliokuwa ukivuma kwa nguvu. Usiku huo nililazimika kutoka nje ya nyumba kuenda chooni ambacho kilikuwa nje. Umbali mfupi kutoka nyumbani. iNgawa nilikuwa na hofu kidogo kwa sababu ya giza. Nilijipa moyo na kuamua kuenda haraka alafu nirudi. Nilichukua tochi ndogo tu ambayo haikuwa na mwanga mkali sana. Nikafungua mlango taratibu na kuanza kutembea. Nilipokuwa njiani, ghafla nilisikia sauti ya ajabu nyuma yangu. Ilikuwa kama mtu au kitu kinatembea pole pole. Ikikanyaga majani yaliyokuwa yamelowa. Moyo wangu ulianza kupiga kwa kasi sana na miguu ikaanza kutetemeka. Nilijaribu kujiambia kuwa labda ni mnyama mdogo au upepo. Lakini sauti ile iliendelea na ilionekana kunikaribia zaidi. Nilipogeuka kuangaza tochi yangu nyuma niliona kivuli kikubwa kikisogea. Sikuweza kutambua mara moja ni nini na mawazo yangu yakaanza kunijia kwa kasi. Hofu ilinifanya nihisi kama mwili wangu umeishiwa nguvu. Nilisimama pale kwa sekunde chache, nikiwa nimeshindwa kuamua nifanye nini. Kila kitu kilionekana kama kime ganda. Na nilisikia pumzi zangu zikitoka kwa shida. Wakati huo, nilihisi hofu ambayo sijawahi kusikia tena kwa kiwango kile. Nilifikiri mambo mengi kwa muda mfupi sana ikiwemo hatari inayoweza kunipata. Na bila kufikiria sana niligeuka na kuanza kukimbia kuelekea nyumbani kwa nguvu zote. Nilikuwa nakimbia huku nikiomba moyoni nisijikwae au kuanguka. Kwa sababu nilihisi kuwa kuna kitu kinanifuatilia. Nilipofika karibu na nyumba niliteleza na karibu nianguke. Lakini kwa bahati nzuri niliweza kujishikilia na kuendelea. Nilipofungua mlango na kuingia ndani. Nilifunga mlango kwa nguvu na kuketi chini nikiwa na pumzi nzito. Mwili wangu wote ulikuwa unatetemeka na ilinichukua muda mrefu kutulia. Baadaye asubuhi ilipofika tuligundua kuwa kilichokuwa nimekiona kilikuwa ni ng'ombe wa jirani aliyekuwa amejifungua usiku huo na alikuwa akitembea karibu na nyumba zetu akitafuta mahali pa kujisitiri kutokana na mvua ingawa ukweli huu uliondoa hofu ya kile kilichokua kikinifuatilia, kumbukumbu ya hofu niliohisi usiku huo, bado ilinikaa moyoni bado kwa muda mrefu. Tukio hili lilinifundisha mambo mengi. Kwanza lilinifundisha kuwa hofu mara nyingi, huzidishwa na mazingira kama giza na ukimya. Pili, ilinifanya nijifunze umuhimu wa kuwa mwangalifu na kuchukua tahathari, hasa wakati wa usiku. Tatu, lilinisaidia kuelewa kuwa akili ya binadamu inaweza kuunda hofu kubwa hata kutokana na jambo la kawaida. Hadi leo, kila ninapokumbuka tukio lile, bado nahisi msisimko mdogo tu wa hofu, lakini pia naushukuru kwa sababu halikuishia kwenye madhara. Kumbukumbu hii imenifanya niwe mtu anayependa kupanga mambo vizuri, kuwa makini na kutochukulia mazingira kwa uwepesi. Kwa kumalizia, kumbukumbu yangu ya kutisha sio tu hadithi ya hofu, bali pia ni somo la maisha. Ilinifundisha jinsi hofu inavyoweza kutawala akili ya mtu, lakini pia jinsi ujasiri na tahadhari vinavyoweza kumsaidia mtu kuvuka hali ngumu. Ingawa singependa kuipitia tena naiona kama sahemu ya uzoefu iliyonijenga na kunifanya niwe mtu anayejiamini zaidi leo.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini. Kazini, kama ilivyo kwa wengi, napitia changamoto mbalimbali, ambazo mara nyingine huwa ngumu, lakini pia hufundisha somo muhimu. Changamoto hizi zinahusiana na kazi yenyewe. Mahusiano na wenzangu, ratiba na mazingira ya kazi. Ingawa zinaweza kuonekana kama vizuizi, mara nyingi hunisaidia kukua kitaaluma na kuboresha ujuzi wangu wa kushugulikia matatizo. Kwanza kabisa, changamoto kubwa kazini ni msongamano wa kazi au mzigo mkubwa wa majukumu. Mara nyingi, kuna wakati wa msimu wa shughuli nyingi au wakati wa miradi muhimu ambapo kazi huongezeka kwa kiwango kikubwa. Wakati mwingine, ni changamoto kushugulikia majukumu mengi kwa wakati mmoja bila kuathiri ubora wa kazi. Hii inahitaji mipango makini, kupanga kipaombele na kutumia muda vyema. Mara nyingine, msongamano huu husababisha kuchoka, wasiwasi au hisia ya kushindwa. Lakini pia hunifundisha umuhimu wa nidhamu na utunzaji wa muda. Pili, changamoto ya mawasiliano na wenzangu. Mara nyingine ni tatizo. Kila mtu ana mtindo wake wa kufikiria na kufanya kazi. Na tofauti hizi zinaweza kusababisha kutoelewana migongano midogo. Hali hii inaeza kusababisha kuchelewa kwa kazi au kutokamilika kwa baadhi ya majukumu kama kila mtu hakushirikiana ipasavyo. Hivyo changamoto hii hunifundisha kuwa mvumilivu kuelewa wengine na kutumia ujuzi wa mawasiliano kwa ufanisi ili kuepuka migongano isiyo ya lazima sababu nyingine ni kutokamilika kwa raslimali au vifaa vinavyohitajika kazini. Wakati mwingine, kazi huchukua muda mrefu au inakua ngumu kutokana na vifa, kutokuwepo na kutokufanya kazi vizuri. Kwa mfano, kompyuta, programu au vifaa vingine vina vinavyotumika kazini vinaweza kushindikana. Hii inahitaji uvumbuzi, ubunifu na wakati mwingine ujuzi wa kushugilikia tatizo bila kusababisha usumbufu mkubwa. Aidha, changamoto ya muda ni jambo lingine linalotatiza mara nyingine. Wakati wa kazi, mara nyingi kuna tarehe za mwisho au malengo ya haraka. Hali hii, huleta shinikizo la kufanya kazi haraka bila kupunguza ubora. Inahitaji nidhamu, kupanga muda vizuri na kuzingatia kipaombele cha kazi ili kuhakikisha kila jambo linakamilika kwa wakati. Wakati mwingine, changamoto hii husababisha hisia za msongo wa mawazo, lakini pia hunifundisha ustadi wa kupanga na kudhibiti muda. Zaidi ya hayo msingi wa motisha au ushawishi wa kazi unaweza kuwa changamoto. Mara nyingine, kazi inaweza kuwa ya kurudia au kutokua na motisha kubwa. Jambo linaloweza kufanya nishindwe kushirikiana kwa ari. Hivyo, changamoto hii hunifundisha namna ya kujitenga na kujiendesha mwenyewe ili kuboresha utendaji bila kutegemea kila wakati msukumo kutoka kwa wengine. Kwa upande wa kihisia, kushugulika na changamoto za watu au wateja, pia ni changamoto. Wateja au wenzangu wengine, mara nyingine wanaeza kuwa na shinikizo, matarajio makubwa, au wasiwasi usio wa lazima. Kushugulikia hili kuna hitaji uvumilivu, utulivu na mbini za kutatua matatizo bila kuchanganya hisia au kufanya makosa. Changamoto hii hunifundisha kuwa mvumilivu na kuwa mtaalamu katika mawasiliano ya kitaaluma. Kwa kumalizia, changamoto ninazo kutana nazo kazini ni msongamano wa kazi, changamoto za mawasiliano, raslimali zisizokosekana, shinikizo la muda, changamoto ya motisha na kushugulika na matarajio ya wateja au wenzangu. Ingawa changamoto hizi mara nyingine hufanya kazi iwe ngumu, zina nifundisha ustadi wa kupanga, uvumilivu, ubunifu, mawasiliano na ujasiri wa kushugulikia matatizo. Kwa kweli changamoto kazini si tu vikwazo bali ni sehemu ya ku.

Kila jioni, kabla ya kulala, nina ratiba fulani ambayo hunisaidia kupumzika, kujiandaa kwa usingizi na kuondoa uchovu wa siku nzima. Ingawa ratiba hii inaweza kubadilika kidogo kulingana na siku na majukumu, kuna hatua chache muhimu ambazo hufanya kila jioni iwe ya utulivu na yenye maana. Kwanza kabisa, baada ya kurudi nyumbani kutoka kazini au shuleni, napendelea kupumzika kidogo. Hii mara nyingi inamaanisha kukaa kwenye kiti, kunywa chai au maji na kupumua kwa utulivu. Hatua hii hunisaidia kupunguza uchovu wa mwili na akili baada ya shughuli nyingi za siku. Hii ni aina ya kupumzika kabla ya kupumzika. Kwani mwili unahitaji muda wa kuondoa msongo wa mawazo kabla ya kuendelea na shughuli za jioni. Baada ya hapo, napendelea kuhakikisha nimepumzika na kujitunza kibinafsi. Hii ni pamoja na kuoga, kusafisha meno na mara nyingine kutumia muda kidogo kwa mazuri ya ngozi. Kuoga jioni, hunisaidia kutoa huo uchovu mwilini, kufanya mwili nijisikie safi na tayari kwa usingizi. Na pia, hunisaidia kupata utulivu wa akili. Kutumia muda kidogo kujipamba au kujiandaa kwa usingizi. Jambo linalonifanya kuwa na hali ya amani na furaha. Na pili, mara nyingi napenda kusoma au kusikiliza kitu kidogo kabla ya kulala. Hii inaweza kuwa kitabu, hadithi fupi au hata habari kwenye redio. Kusoma husaidia kupanua maarifa, kuimarisha fikra na kuondoa mawazo yasio ya maana. Kwa wengine, kusoma ni njia ya kupumzisha akili na mimi pia napata utulivu wa kuzingatia maandiko au maswala ya elimu. Hii hunisaidia kulala nikiwa na akili safi na mawazo mazuri. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kutumia muda huu kutafakari kuhusu siku yangu. Hii ni pamoja na kuangalia mambo nilioyafanikisha, changamoto nilizokabiliana nazo na mambo nilioweza kufanya vizuri zaidi. Tafakari hii hunisaidia kujijua zaidi, kupanga mipango ya kesho na kushukuru kwa mafanikio madogo na makubwa. Pia hufanya nijiwekee moyo, wa amani na kuondoa mawazo yanayoweza kuleta wasiwasi wakati wa usingizi. Aidha, kabla ya kulala, mara nyingine napenda kuandaa mambo ya kesho. Hii inaeza kuwa kupanga nguo, kuandaa chakula cha asubuhi au kuweka vifaa vya kazi karibu. Kuandaa mapema, kunapunguza haraka ya asubuhi na kunisaidia kuanza siku kwa utulivu na mpangilio mzuri. Hii ni sehemu ya kuimarisha nidhamu ya kila siku na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa upande wa kijamii mara nyingi napenda kuzungumza kidogo na familia kabla ya kulala. Hii ni wakati wa kushirikiana matukio ya siku, kucheka au kutoa ushauri. Mazungumzo haya, huchangia mshikamano wa kifamilia na kunifanya nijisikie karibu na wapendwa wangu. Ni furaha ndogo, lakini yenye maana sana ambayo hufanya jioni kuwa ya amani na furaha nyingi. Mwisho, kabla ya kulala, huwa na muda wa kutafakari na kuomba. Hii ni pamoja na kushukuru kwa kila kitu nilichopata siku hiyo, kuomba ushauri na kuomba amani ya usingizi kutoka kwa mungu. Hatua hii, huniweka katika hali ya utulivu wa ndani na kunifanya nijiwekee moyo kwa amani. Jambo ambalo, huchangia usingizi mzuri na mzima. Kwa kumalizia, kila jioni kabla ya kulala napumzika, kujitunza kibinafsi, kusoma au kusikiliza kitu kidogo, kutafakari kuhusu siku yangu, kuandaa mambo ya kesho, kuzungumza na familia na pia kuomba. Hatua hizi zote husaidia mwili na akili yangu kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo na kujianda kwa usingizi mzuri. Ratiba hii hufanya usingizi wangu uwe wa utulivu na kunifanya nikiwa na nguvu na hari ya kuanza siku mpya keshowe.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni kitabu cha alchemist ambacho kimeandikwa na paulo koelho hiki ni kitabu kinachovutia kwa sababu sio tu hadithi yake yenye msisimko bali pia ujumbe wa kile kinachohimiza mtu kufuata ndoto zake kuamini uwezo wake, na kuishi maisha yenye maana. Kitabu hiki hakionekani kwa urahisi tu, bali kinafunika mafundisho ya maisha, hekima ya kidini na msukumo wa kiakili na kihisia kwa msomaji. Kwanza kabisa ninapenda kitabu hiki kwa sababu hadithi yake ni ya kuvutia na yenye mafundisho. Inahusu kijana mchungaji, aitwae Santiago ambaye anafuata ndoto yake ya kupata hazina. Safari yake inamfundisha mambo mengi kuhusu maisha, uvumilivu na umuhimu wa kuamini ndoto zake. Kila sehemu ya kitabu inakua na somo la maisha, jambo linalofanya nifikiri zaidi kuhusu maisha yangu binafsi na ndoto zangu. Pili lugha iliyotumika katika kitabu hiki ni rahisi inaeleweka lakini yenye nguvu ya kufikirisha Paulo Coelho anatumia maneno machache, lakini kila sentensi inamaana kubwa. Hii hufanya kitabu hiki kisomeke kwa urahisi, lakini pia kinakupa nafasi ya kutafakari kwa kina kuhusu kila medhali, maneno ya hekima, na mtozama unaotolewa. Lugha ya kitabu hiki hunifanya niwe na furaha ya kusoma bila kuumizwa kichwa au kuchoka. Jambo linalofanya msomaji awe karibu na hadithi. Sababu nyingine ninapenda kitabu hiki ni kwa sababu kinahimiza kufuata ndoto na kuwa na ujasiri. Hadithi ya Santiago inanifundisha kuwa maisha hayana maana bila malengo ya kweli. Na kufuata ndoto zako kunahitaji uvumilivu ujasiri na imani. Kitabu hiki hakionyeshi maisha kuwa rahisi, bali kinatufundisha kuwa changamoto ni sehemu ya safari ya kufanikisha ndoto. Hii inanikumbusha daima kushugulikia changamoto zangu bila kukata tamaa. Aitha, kitabu hiki kinahimiza kuwa makini na alama za maisha. Santiago anajifunza kusikiliza moyo wake na kuona ishara ndogondogo zinazomsaidia kwenye safari yake. Hii hufundisha msomaji umuhimu wa uangalifu, kutambua nafasi na kuamini akili yake. Nimepata hekima kubwa kupitia sehemu hizi, kwani zinafananishwa na maisha ya kila siku ambapo tunahitaji kuwa makini na nafasi zinajitokeza. Zaidi ya hayo, kitabu hiki kinachangia msukumo wa kiroho na kiakili. Sio tu hadithi ya kufuata ndoto, bali pia kinahimiza mtu kuwa na amani ya ndani, kuwa na mtazamo chanya, na kuelewa kuwa kila kitu kina maana. Ni kitabu kinachofundisha kuishi kwa utulivu, kushukuru kwa kile nilichonacho na kuendelea kusonga mbele bila hofu. Napenda pia jinsi kitabu hiki kinavyoweza kuwasiliana na kila mtu bila kujali umri au hali ya maisha. Watu wa rika zote wanaweza kuelewa ujumbe wake na kupata msukumo kutoka kwenye hadithi. Hii inafanya kitabu hiki kuwa rafiki wa kudumu na kinachoweza kusomwa mara nyingi bila kuchosha. Kwani, kila wakati kuna jambo jipya, unalopata kulingana na hali yako ya maisha. Kwa kumalizia, kitabu ninachokipenda zaidi ni The Alchemist cha Paulo Coelho. Kwa sababu ni hadithi ya kuvutia, yenye ujumbe wa kina, lugha rahisi na yenye maana, hufundisha kufuata ndoto, kuzingatia ishara za maisha, na kutoa msukumo wa kiroho na kiakili. Kitabu hiki, si tu burudani, bali ni chombo cha kujifunza maisha, hekima na kujiamini. Kila nikiwa nacho nahisi kama ninapata mwongozo wa maisha ambao unanisaidia kuwa bora zaidi kila siku.

Mara nyingi ninafanya mazoezi ya mwili kwa kiwango cha wastani. Takribani siku tatu hadi tano kwa wiki. Kulingana na ratiba yangu na muda ninaopata. Mazoezi haya ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu kwa sababu yananisaidia kuboresha afya ya mwili, akili na hisia zangu kwa jumla. Ingawa si kila siku ninafanya mazoezi kwa muda mrefu, lakini mara chache tu zinazofanywa kwa umakini kutoa manufaa makubwa. Kwanza kabisa, ninajitahidi kufanya mazoezi ya aina mbalimbali ili kuhakikisha mwili wangu unapata faida zote muhimu. Hii ni pamoja na kukimbia, kufanya mazoezi ya nguvu, kutembea kwa kasi na kufanya baadhi ya mazoezi ya kubana misuli. Kwa mfano, kukimbia au kutembea kwa kasi kuna nisaidia kuongeza moyo na mapafu kunifanya nijiskie na nguvu na kuimarisha afya ya moyo. Mazoezi ya misuli kama kubeba uzito husaidia kuimarisha misuli na kuweka mwili katika sura nzuri. Pili, mazoezi ya mwili hunisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, mara nyingi akili hujaa mawazo na shinikizo. Kufanya mazoezi kunatoa nafasi ya kutuliza akili na kuondoa hisia za wasiwasi au uchovu wa akili. Hii ni muhimu sana kwani kuna saidia kulala vizuri usiku na kuamka asubuhi nikiwa na nguvu mpya. Sababu nyingine ni kudumisha afya na kinga ya mwili. Mazoezi ya mwili husaidia kuimarisha mfumo wa kinga, kuzuia magonjwa kama shinikizo la damu, kisukari na magonjwa ya moyo. Pia hufanya mwili kubadilika haraka kwa mabadiliko ya hali ya hewa au shughuli ngumu. Hivyo kunipa uwezo mkubwa wa kufanya kazi bila kuchoka haraka. Hii ni sababu ya msingi inayonifanya nifanye mazoezi mara kwa mara. Aidha, mazoezi hunifundisha nidhamu na usimamizi wa muda. Kwa kuwa si rahisi kila siku kupata muda wa kufanya mazoezi, lazima nipange ratiba yangu vizuri. Hii inanifundisha kupanga muda kwa busara, kushirikiana na majukumu mengine na kujituma ili kuhakikisha ninafanya mazoezi bila kukosa. Nidhamu hii si tu ya kunisaidia mwili bali pia inanikuwa kimaadili na kitaaluma. Zaidi ya hayo, mazoezi ya mwili hunisaidia kuongeza nguvu za kisaikolojia na kujiamini. Mwilo una afya na misuli imara kunifanya nijiamini zaidi. Si tu kwa mwonekano bali pia kwa uwezo wa kushughulikia changamoto za kila siku. Kwa mfano, ninaona kuwa kama ninaweza kumaliza mazoezi magumu, basi ninaweza pia kushughulikia changamoto ngumu kazini au shuleni. Pia, mazoezi hufanya maisha yangu ya kila siku yawe na msururu mzuri na furaha. Mwili wenye nguvu na afya hufanya nishiriki kwa furaha katika shughuli mbali mbali. Kama michezo, kutembea na marafiki, au hata kazi za nyumbani bila kuchoka haraka. Hii hufanya maisha yangu ya kila siku kuwa ya kuvutia na yenye ubora. Kwa kumalizia, mimi hufanya mazoezi ya mwili takribani siku tatu hadi siku tano katika wiki moja nikijumuisha aina mbalimbali za mazoezi kama kukimbia, kutembea na kufanya mazoezi ya nguvu. Mazoezi haya ni muhimu sana kwa sababu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kuboresha afya ya mwili pamoja na kuboresha afya ya akili kuongeza nidhamu na kujiamini, na pia kufanya maisha ya kila siku kuwa yenye furaha na yenye utulivu mwingi. Kwa hakika, mazoezi ya mwili ni sehemu ya maisha ambayo ni muhimu sana na ambayo nisinge penda kuikosa.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia kwa sababu ni somo lenye umuhimu mkubwa katika maisha ya kila mtu. Historia situ kujifunza matukio ya liotokea zamani, bali pia inatupa muanga juu ya sababu, matokeo na mafunzo yanayoweza kutusaidia kuelewa maisha yetu ya sasa na kupanga siku zijazo. Kila wakati nina pojifunza historia, mimi huhisi kuunganishwa na vizazi vilipiopita na kupata marifa yanayongezo ufahamu wangu wa dunia. Kwanza kabisa historia hunifundisha kujua mizizi ya jamii na nchi yangu. Kwa mfano, kujifunza kuhusu jinsi kenya iliviopata uhuru wake, changamoto za wakoloni na jinsi watu walivojitolea kwa ajili ya uhuru. Unifanya niwe na heshima kubwa kwa wale waliotutangulia. Historia ya taifa letu inaniweka katika muktadha mzima wa kijami na kisiyasa. Ikinifundisha thamani ya uhuri, mshikamano na mshikamano wa wananchi. Jambo lapili. Historia ni somo linalonifundisha kukumbuka makosa ya zamani ili tusiarudie. Tukijua matukio ya liosababisha migogoro, vita au changamoto za kijami, tunaweza kuepuka kurudia makosa kama hayo ya liofanyika katika maisha yetu ya sasa. Kwa mfano, historia ya vita, ukoloni na ubeberu, ufundisha kuwa heshima, utulivu na mazungumzo, ninjia bora za kutatua migongano. Hii inafanya historia kuwa somo la maadili pia, si tu kumbu kumbu ya matukio za zamani. Sababu nyingine ninayopenda historia ni kwa sababu inahimiza kufikiri kwa kina na kuzingatia ukweli. Historia hairuhusu tu kumbu kumbu pia inatuonyesha matukio na pia inahitaji uchambuzi, uwelewa wa sababu ya matokeo na kuthamini vienzo vya habari. Kufanya hivyo kunapanua mtazamo wangu. Kuna nisaidia kuwa mtaalamu wa kufanya maamuzi sahihi na kunifundisha kutochukulia mambo kwa haraka bila kuelewa muktadha. Haitha, historia ninjia ya kufahamu tamaduni na maisha ya watu wengine. Kupitia historia, ninajifunza mila, desturi na maisha ya vizazi vyakale. Si tu katika Kenya bali duniani kote kwa mfano, historia tamaduni za Misri, Roma au makoloni inanipa ufahamu wa jinsi watu walivokuwa wanashirikiana. Jinsi walivokabiliana na changamoto na mbinu walizotumia katika maendelewo yao hii ni muhimu sana kwa kuwa kunapanua akili na kunifundisha heshima kwa tamaduni tofauti. Zaidi ya hayo, historia hunifundisha uvumilivu na subira. Maranyingi matukio ya kihistoria haya kuwa rahisi, ya lihitaji watu kuwa na subira, kushirikiana na kufanya bidi ili kufanikisha mambo makubwa. Kusoma hadithi za viongozi, wajasiri wa vita inaweza kushugulikiwa kwa kuu vumilivu na jitihada. Pia, historia hufanya ujumla wa maisha ya sasa uwe na maana. Ukiwa nufahamu wa historia, mtu anaweza kuelewa kwa nini jamii fulani inafanya mambo kwa namna fulani na kwa nini sheria zimeanzishwa na jinsi maendelewo ya kiuchumi na kijamii ya mepatikana. Hii nasaidia kupanga maamuzi bora katika maisha yangu binafsi na kijamii. Kwa kumalizia, napenda kujifunza historia kwa sababu unifundisha kuhusu mizizi ya taifa, kuzingatia mafunzo ya zamani, kufikiri kwa kina, kuelewa tamaduni, kukuza uvumilivu na kuelewa maisha ya sasa kwa undani. Historia tu siyo somo la shule, bari ni darasa la maisha.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni mbio za riadha. Hasa mbio za mita mia moja na mbio za mita mia nne. Mchezo huu univutia sana kwa sababu unaonyesha kwa uwazi uwezo wa juu wa binadamu, nithamu, bidii na kujituma kiwango cha juu sana. Kila mara ninapotazama mashindano ya riadha katika olimpiki nahisi msisimuko mkubwa na fahari. Hasa nikikumbuka kuwa wanariadha wengi kutoka Afrika na hasa Kenya wamefanikiwa sana katika mashindano haya. Kwanza kabisa, kinachonifanya nipende mbio za riadha ni urahisi wake. Mbio hazihitaji vifaa vingi au teknolojia ngumu. Kinachohitajika ni mwili wa binadamu mazoezi makali na nia ya kushinda. Hii inaonesha kuwa ushindi ya hautokani na utajiri au vifaa bora pekee, bali jitihada binafsi na kujitolea. Hili hunifundisha somo muhimu sana la maisha. Kwamba mafanikio yanahitaji bidii na subira. Pili, mbio za riadha huonyesha ushindani wa haki na wazi. Wanariadha wote huanza mstari moja na kushindana kwa sheria zile zile. Hakuna upendeleo na mshindi huonekana wazi kwa macho. Hii hunivutia kwa sababu inaonyesha usawa na haki, maadili ambayo ni muhimu sana katika jamii. Pia, hunifundisha kuwa katika maisha, mafanikio ya kweli yanapaswa kupatikana kwa njia ya haki. Sababu nyingine ni historia na hadithi za mafanikio ninazohusiana na mbio za olimpiki. Kuna wanariadha mashuhuri duniani kama Usain Bolt ambaye alivunja rekodi nyingi na kwa mfano wa kasi na kujiamini. Kwa upande wa Kenya, wanariadha wetu wamekua wakifanya vyema sana katika mbio za masafa marefo. Na hilo hunipa motisha na fahari ya kitaifa. Kuona bendera ya inchi, ikipeperushwa na wimbi wa taifa ukipigwa ni jambo linalogusa moyo wangu sana. Zaidi ya hayo, mbio za olimpiki hunifundisha nidhamu na uvumilivu. Wanariadha hujiandaa kwa miaka mingi ili kushiriki mbio chache tu zinazochukua sekunde au dakika. Hii inaonesha kuwa mafanikio makubwa hujengwa kwa maandalizi ya muda mrefu. Funzo hili hunisaidia hata katika maisha yangu ya kila siku kwa sababu hunikumbusha kuwa mafanikio hayaji kwa haraka, bali kwa juhudi endelevu. Pia mbio za riadha ni chanzo kikubwa cha msukumo wa vijana. Vijana wengi huota kuwa waranariadha wakubwa baada ya kuona mashindano ya olimpiki. Mchezo huu unawahimiza vijana kujiepusha na tabia hatarishi na badala yake kujikita katika mazoezi, tamu na malengo mazuri. Hivyo basi mbio haziburudishi tuu bali huchangia maendeleo ya kijamii. Aidha, kinachonivutia zaidi ni hisia za mshikamano wa kimataifa zinazojitokeza katika olimpiki. Wanariadha kutoka mataifa mbalimbali hukutana, kushindana kwa amani na kuheshimiana licha ya tofauti zao. Mbio za riadha, kama michezo mingine ya olimpiki, huonyesha kuwa michezo inaweza kuunganisha dunia na kuleta amani na mshikamano. Kwa kumalizia, mchezo ninaupenda zaidi kabisa katika olimpiki ni mbio za riadha kwa sababu ya urahisi wake, ushindani wa haki, historia ya mafanikio, nidhamu, uvumilivu na mchango wake katika kuunganisha watu duniani. Kila ninapotazama mbio za olimpiki, sioni tu kama mchezo wa burudani, bali kama somo la maisha, linalonifundisha umuhimu wa bidii, matumaini na umoja wetu kama watu wote duniani na wananchi wa Kenya pia.

Mara nyingi, napenda kucheza na marafiki zangu wa karibu na baadhi ya ndugu zangu wa familia. Wapenzi wangu wa kucheza sio watu wachache. Bali ni wale ambao nina uhusiano wa karibu nao na tunaaminiana. Kucheza pamoja, kuna nisaidia sio tu kufurahia burudani, bali pia kuimarisha uhusiano wetu. Kujifunza kushirikiana na kuondoa msongo wa mawazo wa kila siku. Kwanza kabisa, napenda kucheza na rafiki zangu wa shuleni, au wenzangu wa jirani. Hawa ni watu ambao tunashirikiana kwa karibu katika masomo na shughuli za kila siku. Tunapocheza pamoja, iwe ni mpira wa miguu, mpira wa mikononi, au michezo ya kandanda na kimichezo, huhisi kama tunashirikiana kwa dhati na kuimarisha urafiki wetu. Kucheza nao, kunaleta furaha kubwa, kwa sababu tunacheka, kushindana kwa wema na kujenga kumbukumbu za pamoja ambazo zitatusaidia na hazita sahaulika. Pili, napenda kucheza na ndugu zangu wa familia. Ndugu zangu wanapokuwa karibu, tunapenda michezo ya ndani kama kuigiza, kucheza kadi au michezo ya kujenga. Michezo hii, hufanya familia yetu kuwa karibu zaidi. Tunacheka pamoja, kushirikiana na kuimarisha mshikamano wa kifamilia. Hali hii ni muhimu sana kwa sababu ya maisha ya kisasa. Mara nyingi huwacha watoto na vijana bila muda wa kushirikiana na familia. Sababu nyingine ni kuwa napenda kucheza na watu wenye ujuzi au mbinu za kucheza. Hawa ni marafiki ambao wanajua michezo vizuri na hufundisha wengine kwa uvumilivu. Wakati wa michezo hii si ushindi tu unaozingatia bali pia kujifunza mbinu mpya, kuwa na nidhamu na kuzingatia sheria za michezo. Kupitia kucheza na watu kama hawa mimi huhisi mwenye nakuwa kiakili nakuwa mbunifu kwenye mbinu za kushirikiana aidha napenda kucheza na watu ambao hufanya mchezo uwe mwenye burudani na amani. Siwezi kufurahia kucheza na watu ambao mara zote wanagombana au kushindana kwa hasira. Nafurahia wachezaji ambao wanahimiza mshikamano kucheka na kushirikiana bila kutoana hasira. Hii hufanya mchezo kuwa halisi, wenye furaha na kunisaidia kujifunza kuwa mcheshi na mwenye uvumilivu. Zaidi ya hayo, napenda kucheza na watu wa umri wangu au wadogo kidogo. Hii ni kwa sababu mchezo huwezesha kila mmoja kushiriki kwa usawa na furaha. Wakati tunaposhirikiana, kila mmoja anahisi kuwa sehemu ya timu na hii inafanya furaha iwe kubwa zaidi. Hali hii pia hufundisha mshikamano na ushirikiano ambao unachangia uhusiano mzuri katika maisha ya kila siku. Pia mara nyingine napenda kucheza na walimu au makocha. Wanaweza kuwa na uzoefu wa michezo na hufundisha mbinu bora za kucheza, mbinu za kushirikiana na mbinu za kushinda kwa heshima. Kupitia michezo hii najifunza nidhamu, jinsi ya kushirikiana na jinsi ya kuwa mwadilifu wakati wa kushindana. Hii hunisaidia sio tu kucheza bali pia katika maisha ya kila siku. Kwa kumalizia mara nyingi napenda kucheza na marafiki zangu wa karibu ndugu zangu wa familia watu wenye ujuzi wa michezo wachezaji wenye furaha na mshikamano watu wa umri wangu na wakati mwingine walimu au makocha. Kucheza nao, kunanisaidia kufurahia burudani, kujenga uhusiano wa karibu, kujifunza nidhamu na kuondoa msongo wa mawazo. Kwa kweli kucheza sio tu burudani bali pia somo la maisha linalofundisha mshikamano na uvumilivu.

Kila wakati ninapokutana na watu wapia, napenda kujenga urafiki wakweli, unaujengwa kwa heshima, kuelewana na kushirikiana. Kwa kuwa marafiki nisehemu muhimu ya maisha, ninamini kuwa kufanya marafiki wapia nizaidi ya kucheka pamoja au kushirikiana kwa muda mfupi. Ni kuunda uhusiano wakudumu, unawezesha kila moja kustawisha kimaisha na kihisia. Kwanza kabisa, ninaanza kwa kujifunua kidogo kuhusu mimi, nina po kutana na mtu mpia kuwa naongea kuhusu mambo ya kawaida kama masomo, kazi, au mambo ya burudani. Hii husaidia mtu mwingine kueza kunielewa, na pia ufungua mlango wa kuzungumza kuhusu mambo wanayopenda wao. Kupitia mazungumzo haya ya awali, ufanya usiano kuwa wakirafiki na unaanza kujenga msingi wa kuaminiana. Jambo la pili, napenda kusikiliza kwa makini mtu mwingine. Wakati mwingine, watu wanahitaji tu kuzungumza na mtu anayesikiliza. Hivyo, kusikiliza bila kukatisha, kuonyesha hamu ya kuelewa na kutoa ushauri pale unapohitajika, kuna nisaidia kuwa rafiki wa kweli. Kwa mfano, ikiwa mtu anamatatizo kidogo, ninaachukua muda wangu kumsaidia au kumpa ushauri mzuri. Jambo linaloongeza uhusiano wetu sababu nyingine, nikuwa napenda kushirikiana na kushirikishwa pia. Katika kushirikiano, mfano wa michezo, masomo au shuguli za kijamii, unafundisha urafiki wa kweli. Tunapo shirikiana, kila mmoja anelewa tabia na mtazamo wa mwingine. Jambo linalongeza imani na mshikamano. Ushirikiano huu, ufanya urafiki kuwa thabiti na uchangia furaha ya pamoja. Aitha, napenda kuwa muaminifu na mkweli wakatu wakwanzia urafiki na mtu yeyote. Hii ni muhimu sana kwani watu wanapongundua kuwa, unaweza kuwa mkweli na wakwaminika, wanakuwa na heshima na kuamini usiano huo. Hali hii inajenga msingi imara wa urafiki ambao unaweza kudumu kwa muda mrefu hata wakati changamoto zinapotokea. Zaidi ya hayo, napenda kuanyesha heshima kwa tofauti za mtu. Kila mtu anamaoni, tamaduni na tabia zake. Kwa kuonyesha heshima na kukubali tofauti hizi, mtu anajisikia huru na kuwamini uhusiano. Hii pia hufundisha uvumilivu na kushirikiana bila kuchukiana. Mara nyingi, marafiki wapia huwanza kwa kuwona jinsi unavyoweza kuheshimu tofauti zao. Pia, mara nyingine napenda kushirikiana katika shuguli za kijamii au za burudani. Hii ni njia nzuri ya kuunda urafiki wa kweli kwani inatoa nafasi ya kufurahia pamoja, kucheka na kuunda kumbu kumbu nzuri. Kwa mfano, kucheza michezo ya timu, kushiriki sherehe au kufanya shuguli za kusaidia jamii ni njia mbora ya kupata marafiki wapia. Mwisho, napenda kudumisha mawasiliano mara kwa mara. Marafiki wapia wanapopatikana ni muhimu kushirikiana nao mara kwa mara, kupitia mazungunzo ya simu au mikutano ya pamoja. Hii ufanya urafiki huo uwe imara na kila moja ajisikia kuwa sehemu ya maisha ya mwingine. Kwa kumalizia, mimi ufanya marafiki wapia kwa kujifunua kidogo, kusikiliza kwa makini, kushirikiana, kuwa muaminifu, kuenyesha heshima kwa utofauti, kushirikiana katika shugli za kijamii na kudumisha mawasiliano. Njiahizi ufanya urafiki uwe wakweli, wakudumu na unaufaa kwa furaha, msaada na mshikamano wakijamii. Kunda marafiki wapia sio jambo laharaka. Bali ni kuekeza katika uhusiano, unaufaisha kila mmoja.

Kila siku, napitia shughuli mbali mbali za maisha na kazi, ambazo haziwezi kufanyika bila kutumia zana za teknolojia. Katika enzi ya sasa, zana hizi si tu hufanya maisha kuwa rahisi, bali pia hufanya kazi za kila siku kuwa haraka, za kipekee na zenye usahihi mkubwa. Kutumia zana za teknolojia za kidijiti, kuna saidia kufanya kila jambo kwa mpangilio mzuri na kufanisi zaidi. Kwanza kabisa ninatumia kompyuta kila siku. Hii ni zana muhimu sana kwa sababu hufanya kazi nyingi kuwa rahisi. Kwa mfano, napenda kutumia kompyuta kusoma barua pepe, kutengeneza nyaraka, kuandika ripoti, au kufanya utafiti mtandaoni. Kompyuta pia hufanya kazi za kisayansi, za elimu na hata burudani kwa urahisi. Bila kompyuta, ningekosa urahisi wa kupata taarifa na kufanya kazi kwa haraka. Pili, simu ya mkononi. Ni zana nyingine muhimu sana, ninayoitumia kila siku. Simu siyo tu ya kuzungumza na familia au marafiki, bali pia hufanya kazi za kila siku kuwa rahisi sana. Kwa mfano, napenda kutumia simu kwa ajili ya mawasiliano kupitia ujumbe mfupi, barua pepe, au mitandao ya kijami. Pia, napenda kutumia simu kwa shughuli za kazi kama kuhifathi tarehe, kupanga ratiba au hata kufuatilia shughuli za kila siku. Simu ya mkononi ni zana ya msingi sana kwa maisha ya kisasa. Sababu nyingine ni kutumia mtandao wa interneti. Interneti ni chanzo kikubwa cha taarifa na maarifa. Kila siku, napenda kutumia interneti kutafuta habari, kujifunza mambo mapya au kufanya utafiti wa elimu na kazi. Interneti pia hufanya urahisi wa kupata mahusiano mapya, kushirikiana na wenzangu na kushugulikia shughuli mbalimbali bila kuenda mahali fulani. Hii ni zana ya kipekee inayo ongeza ufanisi wa maisha yangu. Aidha, napenda kutumia programu na programu jalizi za kijiditi. Kwa mfano, napenda kutumia programu za ofisi kama vile Microsoft, Excel na PowerPoint, ambazo hufanya maandalizi ya kazi, ripoti na hesabu kuwa rahisi. Pia programu za kupanga ratiba kama kalenda ya Google, hufanya ni kue makini na majukumu yangu na kuhakikisha sina kitu kinacho sahaulika. Programu hizi ufanya kila siku iwe na mpangilio bora. Zaidi ya hayo, napenda kutumia zana za burudani. Hizi ni kama YouTube, muziki mtandaoni au michezo ambayo hufanya niondoke kidogo katika msongo wa kazi na kupata burudani. Burudani hii ni muhimu sana kwa afya ya akili, kwani inanisaidia kupumzika, kuondoa msongo na kurudi kazini au masomoni nikiwa na ari npya. Pia napenda kutumia zana za mawasiliano ya mtandao kama Whatsapp, Zoom au Timu. Zana hizi hufanya iwe rahisi kushirikiana na wenzangu, kushiriki taarifa na kufanya mikutano ya kazi bila kizuizi cha muda au nafasi. Zana hizi zinasaidia sana katika kufanya kazi kwa ufanisi na kwa haraka. Hasa katika dunia ya leo ambapo, mawasiliano ya haraka ni muhimu. Mwisho, napenda kutumia zana za kioo kama saa za kijiditi na vifaa vya kufuatilia afya. Hizi zina nisaidia kujua kiwango cha mwendo wa kila siku, usingizi na afya kwa ujumla. Kutumia zana hizi, hufanya niliwe na uangalifu zaidi kwa mwili wangu na kuhakikisha kuwa na shugulikia afya yangu vyema. Kwa kumalizia, kila siku napitia maisha yangu na kazi nyingi nikitumia zana za teknolojia. Kama kompyuta, simu ya mkononi, interneti, programu za ofisi na zana za burudani. Bila zana hizi, maisha ya kila siku yange kuwa magumu sana na yasio na mpangilio unaofaa.

Ndiyo, napenda sana kucheza ngoma kwa sababu ngoma ni burudani ya kipekee inayoongeza furaha, mshikamano wa kijami na afya ya mwili na akili. Kucheza ngoma siyo tu burudani, bali pia ni njia ya kuonyesha tamaduni, hisia na hata hadhi ya mtu katika jami. Kila ninapocheza ngoma nahisi furaha ya ndani nikiweka kicheko, hisia na mwili wangu wote kuzunguka kwa msisimko. Kwanza kabisa, napenda kucheza ngoma kwa sababu inapanua furaha na msisimko. Ngoma inachanganya sauti, mwendo na midundo. Na unaposhirikiana na wenzako au marafiki uhisi furaha kubwa. Mwili unapoteleza kwa midundo ya muziki moyo unapumua kwa furaha na akili hupumzika kutokana na msisimko wa mchezo. Hii ni njia ya kupunguza msongo wa mawazo na kuondoa uchovu wa siku nzima. La pili, kucheza ngoma ni njia nzuri ya kushirikiana na wenzangu. Mara nyingi, ngoma hufanywa kwenye sherehe, shuleni au mikutano ya kijamii. Kushirikiana na wenzangu, kunaboresha uhusiano na urafiki wangu. Hufundisha mshikamano na kutufundisha kushirikiana bila ubinafsi. Kwa mfano, kucheza ngoma ya kikundi, kunafundisha nidhamu, kushirikiana kwa pamoja na kujifunza kuwa kila mmoja ana nafasi ya muhimu katika timu. Sababu nyingine, ni kwamba kucheza ngoma ni njia ya kuonyesha tamaduni na mila zetu. Kila jamii ina ngoma zake za kipekee, ambazo hufundisha historia, hadithi na maadili. Napenda kujua ngoma za jamii mbali mbali kwani kunanifundisha kuenzi utamaduni na kuelewa maisha ya watu wengine. Kwa mfano, ngoma za kiswahili, masai au zulu zina historia kubwa na zinatufundisha ujasiri, mshikamano na heshima. Haidha, ngoma ni mazoezi mazuri ya mwili. Wakati wa kucheza ngoma, misuli inafanya kazi kwa usawa, moyo unakimbia na mwili unaimarika. Ngoma hufanya mwili kuwa na nguvu, inasaidia kupunguza mafuta na pia kuongeza stamina. Hii ni njia kufurahia burudani huku mwili ukipata faida ya kiafya bila hata kugundua. Zaidi ya hayo, kucheza ngoma hunisaidia kuondoa hisia, hasi na msongo wa mawazo. Muziki na mwendo hufanya hisia za furaha kuibuka, huzuni au wasiwasi kupungua na akili kupata utulivu. Hii ni muhimu sana kwa afya ya akili kwani kila mtu anahitaji njia kuondoa msongo wa mawazo ili maisha ya kila siku yawe ya amani na furaha. Pia napenda kucheza ngoma kwa sababu inaboresha ujasiri na kujiamini mara nyingi kucheza mbele ya wengine au katika kikundi kinahitaji kujiamini na kushikilia mwendo wako. Hii hunifundisha kuwa na ujasiri, kuonyesho uwezo wangu na kushirikiana bila aibu au woga. Kwa kweli, kucheza ngoma kuna nisaidia kuondoa hofu na kujikubali zaidi kama mimi. Muisho, kucheza ngoma ni burudani ya kijamii na kiroho. Katika sherehe za kijamii, ngoma huleta watu pamoja, kimarisha mshikamano wa kijamii na kuonyesha shukrani au sherehe za mafanikio. Katika maisha ya kiroho, ngoma inaeza kuwa njia ya kuomba, kushukuru, au kuungana na wengine kwa thati. Hivyo, ngoma inadhamani kubwa zaidi ya burudani, nisihemu ya maisha ya kila siku. Kwa kumalizia, napenda kucheza ngoma kwa sababu inapanua furaha, kufundisha mshikamano na ushirikiano, inaonyesha tamaduni, ni mazoezi mazuri ya mwili, usaidia kuondoa msongo wa mawazo. Kuimarisha ujarisiri na kujiamini na nibududani ya kijamii na kiroho. Ngoma si tu si mchezo balini maisha enyefuraha, mshikamano na utulivu wa moyo.

Kila mwaka siku yangu ya kuzaliwa huwa na furaha kubwa sana kwangu. Ni siku ambayo huchukua nafasi ya peke katika maisha yangu, kwa sababu ni nafasi ya kusherehekea maisha yangu, kushukuru kwa kila jambo nililopata na kushirikiana na familia, marafiki na wapendwa. Njia ninazosherekea siku hii hazibadiliki sana. Ingawa mara nyingine zinaeza kuwa ndogo au kubwa kulingana na mazingira na ratiba ya mwaka huu. Kwanza kabisa, siku yangu ya kuzaliwa huanza kwa shukrani na tafakari. Asubuhi ya siku hiyo napenda kuchukua muda kuangalia maisha yangu, mafanikio yangu, changamoto nilizo kabiliana nazo na kila kitu kilicho nisaidia kukua kama mtu. Hii ni nafasi ya kushukuru kwa kila kitu, familia, marafiki na fursa za maisha. Tafakari hii huniweka katika hali ya amani na furaha kabla ya sherehe yoyote. Jambo la pili, napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa pamoja na familia yangu. Familia yangu huwa sehemu muhimu ya sherehe, kwa ni wanashirikiana kunifanya nijisikie furaha na kupendwa sana. Tunapanga chakula maalumu, kuzungumza, kucheka na kushiriki kumbu kumbu nzuri. Hii hufanya siku yangu kuwa ya kipekee kwani hakuna furaha kama kusherehekea pamoja na wale unaowapenda. Sababu nyingine ni sherehe na marafiki. Maranyingi, marafiki wa karibu huja kushiriki furaha na mimi. Tunacheka, kucheza michezo na mara nyingine kuwa na vicheko vya pamoja. Marafiki wanaongeza msisimuko wa siku ya kuzaliwa na kunifanya nijisikie kuwa siku hiyo ni ya pekee. Ushirikiano huu hufundisha mshikamano, furaha na kuunda kumbukumbu ambazo hazita sahau lika. Aidha, siku yangu ya kuzaliwa huwa na keki, ya kuzaliwa na zawadi ndogondogo. Keki ni ishara ya kusherehekea na marafiki na familia huchangia kwa shauku ya furaha. Zawadi hufanya siku hiyo iwe ya kipekee zaidi. Kwani kila zawadi inashiria upendo na mawazo mema kutoka kwa wapendwa wangu. Hii hunifanya nijisikie thamani yangu kuwa wengine na kunipa furaha ya ndani. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kushiriki sherehe ya kuzaliwa na jamii au watu wenye mahitaji malumu. Kwa mfano, kuchangia kitu kidogo kwa wale mavu au watoto wasiojiweza, hufanya siku yangu kuwa na maana zaidi. Sio tu furaha yangu inapanuka, bali pia kunisaidia kujua kuwa kusherehekea sio kwa ajili yangu peke yangu, bali pia ni nafasi ya kushirikiana na wengine. Pia siku hii ni siku ya kuzaliwa na ni nafasi ya burudani na kufurahia mambo ni na yoyapenda. Hii naweza kuwa kusikiliza muziki, kucheza michezo, au kutazama filamu ni na zozipenda. Burudani hii hufanya siku hiyo iwe ya kipekee na isiwe ya kawaida. Ukiongeza furaha na mshikamano wahisia. Mwisho, baada ya sherehe, napenda kutumia muda kidogo kutafakari kuhusu mwaka ujao. Hii ni nafasi ya kupanga malengo, ndoto na mipango ya maisha. Tafakari hii hufundisha nidhamu, maadili na umuhimu wa kuendelea kuboresha maisha yangu. Hivyo, siku ya kuzaliwa, si siku ya kusherehekea tu, bali pia ni nafasi ya kujijengea mipango na maisha yenye mafanikio na furaha. Kwa kumalizia, nina posherehekea siku yangu ya kuzaliwa, kwanza kwa shukrani na tafakari, kisha kushirikiana na familia na marafiki, kusherehekea na keki na zawadi, mara nyingine kushiriki furaha na jamii, kufurahia burudani ninayoipenda, na kumalizia kwa kupanga ndoto na malengo ya mwaka ujao. Siku yangu ya kuzaliwa, ni mchanganyiko wa furaha, mshikamano, shukrani na matumaini. Kila mwaka inabaki kuwa, siku ya kipekee, ambayo siwezi nikaisahau, maisha ni mwangu.

Lengolangu la muda mrefu kazini ni kujijenga kama mtaalamu anayaminika, mwenye ujuzi wa hali ya juu na mwenye mchango chanya kwa tasisi ninayofanya kazi pamoja na jami kwa jumla. Minatambua kuwa mafanikio ya kweli hayaji kwa haraka, bali hujengwa hatua kwa hatua, kupitia nithamu, bidi, kujifunza kila siku na uvumilivu. Ndiyo maana lengolangu la muda mrefu halijakii ta tuu katika kupata cheo au mshahara mzuri, bali pia katika kujenga dhamani ya kweli kama mfanya kazi na kama binadamu. Kwanza kabisa lengo langu ni kuimarisha ujuzi na marifa katika taaluma yangu. Na tamani kufikia kiwango cha juu cha utalamu ambapo nitaweza kufanya kazi kwa ufanisi bila kusimamiwa kwa karibu. Hii namanisha kujifunza mara kwa mara, kuhudhuria mafunzo, kusoma vitabu vina vio husiana na kazi yangu na kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu. Ninaamini kuwa dunia kazi inabadilika haraka. Hivyo mfanya kazi anayependa kukua lazima awetayari kujifunza mambo mapia kila wakati. Jambu la pili, lengolangu la mudamrefu ni kupata nafasi ya uongozi au uwajibikaji mkubwa kazini. Si kwa ajili ya mamlaka pekee, bali kwa sababu nafasi za uongozi, unipa furaha na fursa ya kuathiri wengine kwenye njia chanya. Ningependa kuwa kiongozi anayasikiliza wenzake, anayaheshimu maoni ya wengine, na anayahimiza ushirikiano. Kiongozi mzuri ni yule anayawezesha wengine kukua, na hilo ndio lengolangu ni kipewa nafasi ya kuongoza. Sababu nyingine muhimu ni kuchangia mafani kiyo ya taasisi au kampuni ninayofanya kazi na hai. Lengolangu si kufanya kazi kwa ajili ya mshahara tu. Bali ni kuona mahali ninapofanya kazi panakua, panaporesha huduma au bidhazake na panapata heshima mbele ya jamii. Nataka juhudizangu ziwe na matokeo yana yoonekana. Iwe ni kuboresha utendaji kazi, kuangeza ubunifu au kusaidia kutatua changamoto zilizopo kazini. Haitha, lengolangu la mudamrefu ni kujenga sifa ya kwaminika na maadili memakazini. Natamani watu wanitambue kama mtu mkweli, anayeshimu muda, anayewajibika, na anayefanya kazi kwa wadilifu. Katika dunia ya kazi, waminifu ni mtaji mkubwa sana. Mtu mwenye ujuzi, lakini asiye mwaminifu, hawezi kudumu kwa mudamrefu. Ndiyo maana, ninajitahidi kujenga tabia njema pamoja na ujuzi wa kitaaluma. Zaidi ya hayo, ninalengo la kufikia utulivu wa kifedha kupitia kazi yangu. Kupitia kazi ni naifanya na tamani kuwa nikijikimu kimaisha, kusaidia familia yangu na kutimiza mahitaji yangu bila msongo mkubwa mawazo. Utulivu wa kifedha, kunipa amani ya akili na kuniruhusu kufanya kazi kwa bidi zaidi bila shinikizo kubwa. Hata hivyo, hili naliona kama matokeo ya kufanya kazi kwa bidi na si lengo peke yake. Pia, katika muda mrefu, ningependa kuwa mfano na msukumo kwa wengine, hasa vijana au watu wanawanza safari yao ya kikazi. Kupitia bidii yangu madili yangu na maendeleo yangu natamani kuwahimiza wengine wamini kuwa mafaniko yanawezekana bila njia za mkato. Ikiwezekana, ningependa pia kushiriki marifa yangu kwa kuashauri au kuafundisha wengine kulingana na uzefu wangu. Hatimae, lengolangu la muda mrefu kazini ni kupata kurithika binafsi na furaha katika kazi ninayofanya. Natamani nifanya kazi ambayo inanipa maana, inayonifanya nijisikia kuwa na ninamchango, na inanipa motisha ya kuamuka kila siku, nikiwa na ari, kazi nzuri sile enye mshahara mkubwa tu, bali nili inayokupa amani wa moyo na hisia ya kutimiza wajibu wako dunia. Kwa kumalizia, lengolangu la mudamrefu kazini ni kukuza ujuzi wangu, kupata nafasi uwajibikaji, kuchafingia mafanikio ya tasisi na kujenga umaminifu na madu.

Katika maisha ya kazi, kuna mafanikio mengi ambayo mtu anaweza kuyapata, lakini si yote yanayokua na thamani sawa moyoni. Mimi binafsi nadhamini sana mafanikio ambayo yamejengwa kwa bidii, uaminifu, kujifunza na mchango halisi katika kazi ninayofanya. Mafanikio haya hunipa furaha ya ndani, heshima binafsi na motisha ya kuendelea kujituma zaidi kila siku. Kwanza kabisa, mojawapo ya mafanikio ninayothamini sana kazini ni kuweza kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi na kwa viwango vinavyokubalika. Ninapopewa jukumu nakukamilisha kwa wakati, kwa usahihi na kwa ubora unaotarajiwa. Kuhisi fahari kubwa. Mafanikio haya hunithibitishia kuwa nina uwezo, nina nidhamu na ninaelewa wajibu wangu. Hata kama hakuna mtu atakayenipongeza, kujua kuwa nimefanya kazi yangu vizuri, hunipa kuridhika binafsi. Pili, nathamini sana kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kazini. Kila mara ninapopata ujuzi mpya, iwe ni kupitia mafunzo, uzoefu wa vitendo, au changamoto mpya kazini, naliona hilo kama mafanikio makubwa. Dunia ya kazi hubadilika kila wakati na uwezo wa kujifunza na kubadilika ni mafanikio ya kipekee. Kuona kuwa leo ninafanya mambo kwa ufanisi zaidi kuliko nilivyoyafanya jana, hunipa motisha na imani ya kuendelea mbele. Mafanikio mengine muhimu ninayothamini ni kupata uaminifu wa wasimamizi na wenzangu kazini. Ninapogundua kuwa watu wananitegemea, wananiamini kwa majukumu muhimu au wananiomba ushauru, huhisi kuwa jihudi zangu zinatambulika. Uaminifu huu hauji kirahisi hujengwa kwa muda kupitikia uwajibikaji, uaminifu na mawasiliano mazuri. Ndiyo maana naliona hili kama moja hapa ya mafanikio makubwa ya binafsi kazini aidha, nathamini sana uwezo wa kushirikiana vizuri na wengine kazini. Kufanikio kufanya kazi kwa timu, kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada na kutatua changamoto za kishirikiano ni mafanikio muhimu sanya. Kazi nyingi kufanikiwa zaidi, pale ambapo kuna mshikamano na mawasiliano mazuri. Kujua kuwa mchango wangu umechangia mazingira mazuri ya kazi, hunipa furaha na heshima binafsi. Zaidi ya hayo, mafanikio ninayothamini ni kushinda changamoto au makosa bila kukata tamaa. Kuna nyakati kazini ambapo mambo hayaendi kama ilivyopangwa. Ninapokutana na changamoto, kufanya makosa, kisha kujifunza kutokana nayo na kuboresha utendaji wangu naliona hilo kama mafanikio ya kweli. uWezo wa kusimama tena baada ya kushindwa ni ishara ya ukomavu wa kikazi na kimaisha. Pia nathamini mafanikio ya kuwa na nidhamu na maadili mema kazini. Kufika kazini kwa wakati, kuheshimu wenzangu, kutunza mali ya kampuni na kufanya kazi kwa uadilifu ni mafanikio ambayo mara nyingi hayapigiwi kelele, lakini yana thamani kubwa sana. Haya hujenga sifa njema na heshima ya muda mrefu, ambayo ni manifanikio ya kudumu kuliko tuzo la muda mfupi. Hatimae, mafanikio ninayothamini sana ni kujisikia kuwa kazi ninayoifanya ina maana na mchango chanya katika jamii. Ninapohisi kuwa juhudi zangu, zinasaidia wengine, zinaboresha huduma au bidhaa, au zinachangia maendeleo ya taasisi, hupata kurithika na kuwa mkamilifu. hIsia hii ya maana, hunipa sababu ya kuendelea kufanya kazi, kwa bidii na kwa moyo mkunjufu nikijitolea zaidi. Kwa kumalizia, mafanikio ya binafsi ninayotamini kazini ni kukamilisha majukumu kwa ufanisi, kujifunza na kukuza ujuzi. Kupata uaminifu wa wengine, kushirikiana vizuri na timu, kushinda changamoto, kudumisha nidhamu na maadili mema kazini na kujisikia kuwa kazi yangu ina maana. Mafanikio haya hunijenga kama mtaalamu bora na kama binadamu mwenye thamani. Hii hunipa msukumo wa kuendelea kujituma katika safari yangu ya kazi.

Kuhusu tathmini za kazi, ninazichukulia kama sehemu muhimu na ya lazima ya maendeleo ya kitaluma. Ingawa hisia zangu huwa mchanganyiko wakati mwingine zinaweza kuleta wasiwasi kidogo lakini kwa ujumla ninaziona kama fursa ya kujifunza kujitathmini na kuboresha utendaji wangu wa kazi. Kwa mtazamo wangu, tathmini za kazi si adhabu. Bali ni chombo cha maendeleo na mawasiliano kati ya mfanyikazi na muajiri. Kwanza kabisa, ninapokaribia tathmini ya kazi mara nyingi huhisi msisimuko uliochanganyika na hofu kidogo. Hii ni hali ya kawaida, kwani kila mtu anatamani kufanya kazi yake vizuri na kupata mrejesho mzuri. Hata hivyo, hisia hii hunifanya nijitathmini mapema, kuangalia kazi nilizofanya, mafanikio niliyoyapata, na maeneo ambayo nahitaji kuboresha. Kwa njia hii, tathmini hunisaidia kuwa makini zaidi katika kazi zangu za kila siku. Pili, ninathamini tathmini za kazi kwa sababu hunipa fursa ya kupata mrejesho wa wazi na wa kujenga. Kupitia tathmini, kupata kujua nguvu zangu, kazini na maeneo ambayo bado nahitaji kujifunza au kujiboresha. Mrejesho huu ni muhimu sana kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kudhani anafanya vizuri kumbe kuna mambo madogo yanayohitaji kurekebishwa. Tathmini husaidia kuona picha kamili ya utendaji wangu. Sababu nyingine, ninayoziona tathmini za kazi kuwa muhimu ni kwa sababu zinasaidia kupanga malengo ya badaaye. Baada ya tathmini, huwa rahisi zaidi kuweka malengo mapya. Iwe ni kuongeza ujuzi fulani, kuboresha muda wa kazi, au kuchukua majukumu mapya. Hii hunisaidia kuwa na mwelekeo kazini badala ya kufanya kazi bila mpango maalum. Aidha, ninajihisi vizuru kuhusu tathmini za kazi kwa sababu zinakuza mawasiliano kati ya mfanyikazi na msimamizi. Wakati wa tathmini, kuna nafasi ya kueleza changamoto ninazokutana nazo kazini, kutoa maoni yangu na kusikiliza mtazamo wa msimamizi wangu. Mawasiliano haya husaidia kuondoa sintofahamu, kujenga uelewano na kuboresha mazingira ya kazi kwa ujumla. Zaidi ya hayo, tathmini za kazi hunisaidia kujenga uwajibikaji na nidhamu binafsi. Kujua kuwa kazi yangu itapimwa, hunifanya nijitume zaidi. Ni heshimu muda na kuzingatia viwango vya ubora. Hii ni njia nzuri ya kujihamasisha kufanya kazi kwa bidii na kwa umakini zaidi. Hata bila kusimamiwa kwa karibu. Hata hivyo, ninatambua kuwa tathmini za kazi zinaweza kuwa changamoto endapo hazifanywi kwa haki au wazi. Ikiwa tathmini inazingatia upendeleo au haiambatani na vigezo wazi, inaweza kumkatisha mfanyakazi tamaa. Ndio maana, ninaamini tathmini bora ni ile iliyozingatia ukweli, ushahidi wa kazi na mazungumzo ya wazi. Ninapokutana na hali kama hii, hujaribu kuwasiliana kwa heshima ili kuelewa na kuboresha. Hatimaye, ninajihisi kwamba tathmini za kazi ni fursa ya ukuaji binafsi na kitaaluma. Zinaponipa mrejesho mzuri, huniongeza motisha ya kujiamini, na zinapobainisha maeneo ya kuboresha, hunipa mwelekeo wa kujifunza na kujirekebisha. Kwa njia zote mbili, tathmini hunisaidia kukua na kuwa mfanyakazi bora zaidi. Kwa kumalizia, ninajihisi vyema kuhusu tathmini za kazi kwa sababu naziona kama zana ya kujifunza, kuboresha utendaji, kupanga malengo ya baadaye na kuimarisha mawasiliano kazini. Ingawa wakati mwingine huleta wasiwasi mdogo, manufaa yake ni makubwa zaidi kuliko changamoto zake. Kwa mtazamo wangu, tathmini za kazi, zikifanywa kwa haki na uwazi, huchangia maendeleo ya mfanyakazi na mafanikio ya taasisi kwa ujumla.

Katika kazi ninayofanya kuna stadi mbalimbali ambazo ni muhimu sana ili mtu aweze kufanya kazi kwa ufanisi kwa ubora na kwa kuaminika. Stadi hizi hazihusu tu ujuzi wa kitaaluma, bali pia zinahusisha tabia, mtazamo na namna ya kushirikiana na wengine. Ninaamini kuwa mtu anayemiliki stadi hizi ana nafasi kubwa ya kufanikiwa kazini na kujijenga kitaaluma kwa muda mrefu. Kwanza kabisa, stadi muhimu sana ni uwezo wa mawasiliano bora. Katika kazi yoyote, mawasiliano ni msingi wa kila jambo. Ni muhimu kuweza kueleza mawazo yako kwa uwazi, kusikiliza maelekezo kwa makini na kutoa mrejesho unaoeleweka. Mawasiliano mazuri husaidia kuepuka makosa migogoro na sintofahamu kazini. Pia huimarisha ushirikiano kati ya mfanyakazi, wenzake na wasimamizi. Pili, stadi ya uwajibikaji na nidhamu kazini ni ya mzingi sana. Hii unahusisha kuheshimu muda, kutimiza majukumu kwa wakati na kuwajipika kwa kazi ulizopewa bila kusukumwa kila mara. Mwajiri yeyote anathamini mfanyakazi anayejitambua, anayefanya kazi kwa bidi na anayechukua jukumu la matokeo ya kazi yake. Nidhamu hujenga imani na heshima kazini. Stadi nyingine muhimu ni uwezo wa kujifunza na kubadilika. Dunia ya kazi hubadilika haraka kutokana na maendeleo ya teknolojia na mbinu mpya za kazi. Mfanyakazi mzuri ni yule aliyetayari kujifunza mambo mapya, kukubali mabadiliko na kuboresha ujuzi wake mara kwa mara. Uwezo huu hunisaidia kuendelea kuwa na thamani kazini na kuepuka kubaki nyuma kimaendeleo. Aidha stadi ya kufanya kazi kwa umakini na usahihi ni muhimu sana katika kazi nyingi makosa madogo yanaweza kuleta madhara makubwa hivyo kuzingatia maelekezo kuchunguza kazi kabla ya kuwasilisha na kuhakikisha ubora wa kazi ni stadi ya lazima. Umakini inaonyesho ukomavu wa kazi na kujali matokeo ya kazi yako. Zaidi ya hayo, stadi ya kushirikiana na kufanya kazi kama timu ni muhimu sana. Kazi nyingi hufanyika kwa ushirikiano wa watu zaidi ya mmoja. Uwezo wa kuheshimu maoni ya wengine, kusaidia pale inapohitajika, na kufanya kazi bila migogoro huleta matokeo bora. Mfanyakzi anayejua kushirikiana huleta pia stadi ya kutatua matatizo na kufikiri kwa kina ni ya dhamani kubwa kazini. Mara nyingi, changamoto hutokea bila kutarajiwa. Uwezo wa kuchambua tatizo, kutafuta suluhisho na kufanya maamuzi zahihi kwa utulivu ni stadi inayomtafautisha mfanyakazi wa kawaida na mfanyakazi bora. Hii hunisaidia kushugulikia changamoto bila hofu au kukata tamaa. Stadi nyingine muhimu ni uaminifu na maadili mema kazini. Kufanya kazi kwa uadilifu, kusema ukweli na kutunza siri za kazi ni mambo ya msingi sana. Uaminifu hujenga sifa njema ambayo huduma kwa muda mrefu zaidi kuliko mafanikio ya muda mfupi. Mwajiri na wenzako wanapokuamini wanakua tayari kukupa majukumu makubwa zaidi. Aidha, stadi ya usimamizi mzuri wa muda ni muhimu sana. Kuweza kupanga kazi zako, kuweka vipaumbele na kumaliza majukumu kwa wakati husaidia kuongeza ufanisi na kupunguza msongo wa mawazo. Usimamizi mzuri wa muda, hunifanya niwe na mpangilio mzuri kazini na katika maisha binafsi. Hatimaye, stadi ya mtazamo chanya na kujituma ni muhimu sana kuwa na mtazamo mzuri hata wakati wa changamoto kuwa tayari kusaidia na kufanya kazi kwa moyo wote huleta tofauti kubwa katika utendajikazi. Mtazamo chanya huongeza motisha binafsi na huathiri pia wenzako kwa njia nzuri. Kwa kumalizia, stadi muhimu za kazi yangu ni pamoja na mawasiliano bora, uwajibikaji na nithamu, uwezo wa kujifunza na kubadilika, umakini na usahihi pamoja na kufanya kazi kwa timu.

Kwanza mradi mpya ya wakazi ni jambo linalohitaji mandalizi ya makini, mpangilio mzuri na mtazamo chanya. Kila mradi mpya huja na changa moto na fursa zake. Hivyo, ninaamini kuwa mwanzo mzuri huweka msingi wa mafanikio ya mradi mzima. Kwa hio ninapo anza mradi mpya hufuata hatua mbali mbali ili kuhakikisha ninauelewa vizuri ninaujenga kwa mpangilio na nina ufanikisha kwa ufanisi. Kwanza kabisa, ninaanza kwa kuelewa lengo na mahitaji ya mradi. Hii ni hatua muhimu sana kwa sababu bila uelewa sahihi, mradi unaweza kupoteza mwelekeo. Ninasoma maelekezo kwa makini, kuuliza maswali pale ambapo kuna mambo yasiyo eleweka na kuhakikisha ninafahamu matokeo yanayotarajiwa. Hatua hii hunisaidia kuepuka makosa ya mwanzo na kunipa wazi ya ninacho takiwa kufanya. Pili, ninafanya uchambuzi wa mradi na kupanga hatua za utekele zaji. Baada ya kuelewa lengo, hugawanya mradi katika sehemu ndogondogo, zinazowetha kuthibitiwa kwa urahisi. Kwa kufanya hivi, ninaweza kupanga ratiba, kueka vipa lumbele na kujua ni kazi gani ifanywe kwanza na ipi ifuate. Upangaji huu hunisaidia kusimamia muda vizuri na kuhakikisha kuwa mradi unasonga mbele bila msongamano au mkanganyiko. Hatua inayofuata ni kukusanya raslimali zinazohitajika. Raslimali hizi zinaweza kuwa taarifa, vifaa, zana za kidigitali au msaada kutoka kwa wenzangu. Kabla ya kuanza kazi halisi mimi huakikisha nina kila kitu kinacho hitajika ili kuepuka kusimama katikati ya mradi kwa sababu ya kukosa raslimali muhimu. Hii huongeza ufanisi na kuokoa muda. Haitha, ninaanza mradi kwa kueka malengo madogo madogo ya muda mfupi. Malengo haya, hunisaidia kufuatilia maendeleo ya mradi na kunipa motisha ya kuendelea. Kila ni napokamilisha lengo moja na hisi kurithika na nguvu mpya za kuendelea na hatua ifuatayo. Njia hii pia hufanya mradi usionekane kuwa mzito au mgumu sana. Zaidi ya hayo, ninaweka mpango wa mawasiliano na ushirikiano endapo mradi unahusisha watu wengine. Ni muhimu kujua ni nani anahusika na jukumu gani, jinsi tutakavyo wasiliana na marangapi tutakutana au kutoa tarifa za maendeleo. Mawasiliano mazuri hupunguza migogoro na kuhakikisha kila mtu anafanya kazi kwa mwelekeo mmoja. Pia, ninazingatia viwango viya ubora na vigezo vya mafanikio tangu muanzo. Ninajiuliza ni kazi ya aina gani itachukuliwa kuwa imefanywa vizuri, ni makosa yapi ya kuepukika, na ni viwango gani vinavyotarajiwa. Hii hunifanya nifanye kazi kwa umakini mkubwa na kuhakikisha kuwa matokeo ya mwisho ya nakithi matarajio. Hatua nyingine muhimu ni kujiandaa ki saikolojia na kuwa na mtazamo chanya. Mradi mpya unaweza kuleta changamoto zisizi tarajiwa. Hivyo ni muhimu kuwa tayari kukabiliana nazo kwa utulivu. Ninajikumbusha kuwa makosa ni sehemu ya kujifunza na kwamba kila changamoto ina suluhisho. Mtazamo huu hunisaidia kuendelea mbele bila kukata tamaa. Na hatimae, ninapoanza utekelezaji halisi wa mradi, ninafanya ufuatiliaji wa mara kwa mara na kujitathmini. Mimi huangalia kama ratiba inafuatwa, kama malengo madogo ya natimizwa, na kama kuna marekebisho yana yohitajika. Ufuatiliaji huu hunisaidia kurekebisha mwilekeo mapema kabla matatizo haya jawa makubwa. Kwa kumalizia, ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kuelewa lengo la mradi, kupanga hatua za utekelezaji, kukusanya raslimali, kueka malengo madogo, kupanga mawasiliano, kuzingatia ubora, kujianda kisaikolojia na kufanya ufuatiliaji wa mara kwa mara. Njia hii hunisaidia kufanya kazi kwa mpangilio, kupunguza makosa na kuongeza uwezekano wa kufanikisha mradi kwa mafanikio makubwa.

Malengo ya kazi ni mwelekeo na unamsaidea mtu hujua anakotoka kufika katika maisha yake ya kikazi. Kwa ngu mimi, kuwa na malengo ya wazi kazini ni jambo umuhimu sana kwa sababu hunipa motisha, nithamu na sababu ya kuendelea kujituma kila siku. Malengo ya haya haeishi tu kwenye kupata mshahara, bali yanahusisha ukuwaji wa binafsi, mchango wa jamii na kurithika kimaisha. Kwanza kabisa, lengolangu kuu la kazi ni kukuza ujuzi na marifa yangu kitaaluma. Ninamini kuwa dunia ya kazi inabadilika kwa kasi kubwa, hasa kwa kuzingatia maendeleo ya teknolojia na mahitaji mapia ya soko. Kwa hiyo, moja ya malengo yangu ni kuendelea kujifunza mara kwa mara, iwe kupitia mafunzo rasmi, kujisomea, au kujifunza kupitia uzoefu wa vitendo kazi ini. Nataka kuwa mtalamu mwenye uelewa mpana na uwezo wakufanya kazi kwa ubora wajua. Pili, ninalengola kufanya kazi kwa ufanisi na kutoa matokeo bora. Kwangu, mafanikio kazi hayapimwi kwa muda ninaoka kazini bali kwa ubora wakazi ninayotua. Natamani kila jukumu ninalopewa nilitekeleze kwa umakini, uwajibikaji na kwa kufuata viwango vina viotakiwa. Lengolangu ni kuaminika na kuheshimika kama mfanyi kazi anayejali ubora wa kazi yake. Lengolingine muhimu ni kupanda ngazi katika taluma yangu. Natamani kuona maendeleo katika kazi yangu iwe ni kupitia kupandishwa cheo kupewa majukumu makubwa zaidi au kuongoza miradi mikubwa hii si kwa ajili ya hadhi pekee bali ni fursa ya kutumia uwezo wangu kikamalifu na kuchangia zaidi katika mafanikio ya taasisi au shirika ninalofanyia kazi. Vile vile, ninalengo la kujenga sifa nzuri ya kita aluma. Nataka nijulikane kama mtu mwenye madili, waminifu na ushirikiano mzuri na wenzangu. Sifa njema kazi ni hufungua milango mingi. Iwe ni fursa mpia za kazi miradi au ushirikiano wa kitaaluma. Kwa hiyo, ninaweka juhudi katika mawasiliano mazuri, kuheshimu wengine na kufanya kazi kwa bidhi. Malengo yangu pia ya nahusisha utulivu wa kifedha. Kupitia kazi yangu, natamani kuwa nakipato kinachoni ruhusu kukithi mahitaji yangu ya msingi, kusaidia familia yangu na kueka akiba kwa ajili ya siku zijazo. Ingawa fedha si lengo pekee ni sehemu muhimu ya maisha, na kazi ninjia halali ya kufikia usalama wa kifedha. Zaidi ya hayo, ninalengo lakua na uwieno mzuri kati ya kazi na maisha binafsi. Ninaminikuwa kufanya kazi kwa bidini muhimu, lakini pia nilazima kupata muda wa kupumzika, kushugulika na familia na kujitunza kiafia. Kwa hiyo, moja ya malengo yangu ni kupanga kazi yangu kwa namna ambayo hainichoshi kupita kiasi wala kunifanya nipuze maisha yangu binafsi. Lengo lingine na muda mrefu ni kutowa mchango chanya kwa jamii kupitia kazi yangu. Natamani kazi ninayoifanya iwe na maana zaidi ya maslahi binafsi. Iwe ni kwa kuwasaidia wateja kuboresha huduma au kushiriki katika miradi yenye manufaa kwa jamii ninataka nijiskie kuwa kazi yangu inaleta mabadiliko chanya kwa watu wengine. Pia, ninalengo lakua kiongozi bora, endapo nitapata nafasi ya uongozi. Natamani kuwa kiongozi anayesikiliza wengine, anayahimiza ushirikiano na anayawongoza watu kwa mfano mzuri. Uongozi wangu ni kutoa, si kutoa amri tu, bali ni kuwasaidia wengine kufikia uwezo wao kamili. Kwa kumalizia, malengo yangu kwa kazi ni pamoja na kukuzo ujuzi na marifa, kufanya kazi kwa ubora, kupanda ngazi kitaaluma, kujenga sifanjema, kufiki utulivu wa kifedha, kudumisha uyeano wa maisha na kazi, kutumia mchango kwa jamii, na kuwa kiongozi bora. Malengo haya, unipadira na kunisaidia kuendelea kujituma. Hata ninapokutana na changamoto kazini, nitaendelea kubambana, ili kujikithi na kuendeleza ubora wangu.

Ningependa kuona maendeleo mbalimbali katika jamii, ambayo yanalenga kuboresha maisha ya watu wote kwa ujumla, bila kubagua kwa misingi ya umri, jinsia, kipato, au mahali wanapoishi. Maendeleo haya yanapaswa kuwa endelevu, jumuishi na yanayoguza mahitaji halisi ya wananchi. Kwanza kabisa, ningependa kuona maendeleo katika sekta ya elimu. Elimu ndio msingi wa maendeleo ya jamii wote. Ni muhimu kuona shule zenye miundo binu bora, walimu wa kutosha na waliopata mafunzo mazuri. Pamoja na vifaa vya kisasa vya kujifunzia kama vitabu, maabara na teknolojia ya habari. Pia ningependa kuona watoto wote, hasaa wa familia maskini, na walioko maeneo ya vijijini, wakipata fursa sawa ya elimu bora. Elemi ya ufundi na stadi za maisha nayo ipewe kipaumbele ili kuwasaidia vijana kujiajiri na kuwa wabunifu. Pili, ningependa kuona maendeleo katika huduma za afya. Jamii ilio na watu wenye afya njema ina uwezo mkubwa wa kufanya kazi na kuchangia maendeleo ya taifa. Napenda kuona hospitali na vituo vya afya vilivyo karibu na wananchi venye dawa za kutosha, wahudumu wa afya wenye ujuzi na huduma nafuu. Huduma za afya ya uzazi, afya ya akili, pamoja na kampeni za kuzuhia magonjwa, zinapaswa kuimarishwa ili kupunguza vifo vinavyoweza kuzuhilika. Jambo lingine, maendeleo katika ajira na uchumi ni jambo muhimu sana. Ningependa kuona jamii ambayo ina fursa nyingi za ajira, hasa kwa vijana. Serikali ina sekta binafsi zinaweza kushirikiana kuanzisha miradi ya ujasirimali, kutoa mikopo nafuu na kuwapa watu mafunzo ya biashara. Viwanda vidogo na vya kati vikisaidiwa vitaongeza ajira na kuinua uchumi wa jamii. Hii itapunguza umaskini na kusaidia watu kuishi maisha yenye heshima. La nne, ningependa kuona maendeleo katika miundo mbinu kama barabara, maji sati, umeme na mawasiliano. Barabara nzuri hurahisisha usafiri wa watu na bidhaa. Hivyo kuchochea biashara. Upatikanaji wa maji safi na salama, upunguza magonjwa, huku umeme ukisaidia maendeleo ya viwanda, shule na hospitali. Mtandao wa intaneti nao ni muhimu katika dunia ya sasa, kwa elimu, biashara na mawasiliano. Ningependa kuona maendeleo katika uongozi na madili. Jamii inahitaji viongozi waminifu, wanaowajibika na wanaojali maslaha ya wanainchi. Kupambana na rushwa, kuzingatia haki na usawa na kusikiliza sauti za wananchi ni mambo muhimu sana. Viongozi wazuri huleta amani na mshikamano. Jambo linalowezesha maendeleo kudumu. Pia ningependa kuona maendeleo katika usawa wa kijinsia na ujumuishaji wa makundi maalum. Wanawake, vijana, watu wenye ulemavu na wazee wanapaswa kupewa nafasi sawa katika elimu, ajira na uongozi. Jamii inayodhamini usawa huwa na maendeleo ya haraka kwa sababu kila mtu anapata nafasi ya kuchangia uwezo wake. Aidha, maendeleo katika uhifadhi wa mazingira ni jambo la lazima. Ningependa kuona jamii inayolinda misitu, mito na vyanzo vya maji, pamoja na kudhibiti uchafuzi wa mazingira. Kupanda miti, kutumia nishati safi, na kusimamia taka vizuri kutasaidia kulinda mazingira kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa ujumla, maendeleo ninayopenda kuyaona katika jamii ni yale yanayomlenga binadamu na ustawi wake. Maendeleo ya kweli si majengo makubwa pekee. Bali ni kuboreshwa kwa maisha ya watu, kuimarika kwa mshikamano na kujengwa kwa jamii yenye haki, amani na fursa kwa wote. Ikiwa maeneo haya yote yatazingatiwa, jamii itakuwa mahali pazuri pa kuishi pamoja na kustawi.